Kwa kawaida, mimi hulala kwa masaa saba kwa usiku, hii ni kwa sababu ninapohitaji usingizi wa kutosha ili niweze kufanya shugli zangu kwa ufanisi siku inayofuata. Kwa kawaida, nikiamka asubui najiweza kupata nguvu za kufanya kazi masomo au shuguli nyinginezo. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo naweza kulala kidogo zaidi au kidogo kidogo. Kutegemea na hali ya kazi yangu au shuguli za kila siku. Kwa mfano, wakati mwingine, ikiwa ni siku yenye majukumu mengi au shuguli nyingi naweza kulala masaa sita au tano tu. Lakini hili halifanani na kawaida yangu kwani mara nyingi napendelea kupata masaa saba au zaidi ya usingizi. Wakati mwingine, kama vile wakati wa wikendi, huwa nafasi ya kulala masaa nane au zaidi ili nipate kupumzika vyema na kurejesha nguvu yangu kwa ajili ya wiki inayofuata. Pia, kuna mambo mbalimbali yanayoathiri usingizi wangu. Mfano, shinikizo la kazi au stress linaweza kufanya niwe na usingizi hafifu au kuchelewa kulala. Pia matumizi ya simu au kompyuta jioni yanaeza kuathiri usingizi wangu kwa sababu mwanga wa buluu kutoka kwa vifaa hivi unaweza kuzuia uzalishaji wa homoni ya melatonin inayohitajika kwa usingizi mzuri.

Lugha ni sehemu muhimu ya utamaduni na mawasiliano. Na kila mmoja ina utofauti wake ambao unajivunia. Nikiwa na hamu ya kujifunza, lugha ya kiitaliano ni moja ya lugha ambazo ningependa sana kujifunza. Sababu ya kwanza ni kwamba, kiitaliano ni lugha ya sanaa, muziki na urithi mkubwa wa utamaduni. Inasemekana kwamba, kiitaliano ni lugha inayozungumzwa na watu wengi katika ulimwengu wa sanaa. Na wengi wawapenda, opera na muziki wa klasiko. Wanaendelea kutumia kiitaliano kama sehemu ya ufanisi wao. Kueza kuelewa lugha hii, ingefungua mlango wa kugundua sanaa za Italia. Kama vile opera, ballet na cinema. Na pia kunifanya nione dunia ya sanaa kwa mtindo mwingine. Pia kiitaliano ni lugha ambayo ni rahisi kujifunza kwa watu wanaozungumza kiswahili au ukingereza. Kwa sababu kuna maneno mengi yanayofanana na maneno ya kiswahili. Hasa yale yanayotokana na kitalini. Hii ingekua faida kubwa kwangu kwa sababu ningekua na uwezo wa kujifunza haraka na kupata ufahamu mzuri wa lugha hiyo. Pia, nishabiki mkubwa wa utalii na utamaduni wa nchi za ulaya. Na kwa kujifunza kiitaliano, ningependa kutembelea Italia na kuwa na uwezo wa kuwasiliana na wenyeji hukuwa rahisi. Itali ni inchi yenye historia kubo ya sanaa. Chakula na manthari nzuri na kufahamu lugha hiyo. Kungeweza kuboresha kabisa uzoefu wangu wa kusafiri huko. Ngependa pia kujifunza lugha za Kiafrika kama vile Kihausa na Kizulu. Kwani ni lugha zinazozungumzwa na mamilioni ya watu barani Afrika. Kujua lugha hizi kungeweza kunisaidia katika kuelewa utamaduni na jamii zinazozungumza lugha hizo. Na pia kungefanikisha uhusiano wa karibu na watu kutoka maeneo haya. Kwa ujumla, kujifunza lugha nyingine ni njia nzuri ya kupanua upeo wangu na kujifunza mambo mapya. Lugha ni madirisha ya kuelewa utamaduni wa watu wengine. Na kila lugha ina maana na muktatha wake wa kipekee. Kwa hiyo, ingawa Kiitaliano ni moja ya lugha ninayopenda kujifunza Pia napenda kujifunza lugha nyingine ili niweze kujua dunia kwa undani zaidi.

Kila mtu anapenda chakula cha kipekee na mimi pia ninacho chakula ambacho ninachopenda, napenda sana moja ya chakula changu ninachokipenda ni pilau pilau ni chakula cha kipekee chaki afrika kinachotokana na mchanganyiko wa mchele, viungo na nyama na mara nyingi hutumika katika sherehe au milo ya familia ni chakula kinachonifanya niwe na furaha kila ninapokula Napenda pilau hasaa inapokuwa na nyama ya kuku au nyama ya ng'ombe na mara nyingi huliwa kwenye milo mikubwa kama sherehe za familia au sikukuu Wakati mwingine ni chakula kinachopatikana kwenye mtaa wa soko au katika mikahawa ya kiasili Lakini napenda zaidi kule nyumbani ambapo mama yangu anajiandalia pilau nzuri Hapo ndipo ninapoweza kufurahi zaidi na kufurahia ladha yake ya pekee pilau ni chakula chenye ladha nzuri sana ladha ya viungo kama karafuu, madalasini, pilipili na sahani ya vitunguu inatoa ladha ya kipekee viungo hivi hukifanya pilau kuwa na harufu nzuri ambayo inavutia kila mtu anayekaribia. Pilau pia ina latha nzuri ya mchele unaojaa ambao unachanganya vyema na nyama na viungo na kila mlo unaleta furaha. Naona picha ya mara yangu ya kwanza kula pilau ilikuwa wakati nikiwa mtoto mdogo. Mama yangu alikuwa akitayarisha pilau kwenye sherehe za familia na kila mtu alikusanyika kuonja chakula hicho kilichokuwa kimejaa ladha ya kipekee Ilikuwa ni wakati wafuraha na sote tulikuwa tukicheka na kufurahia pamoja Naona picha ya mara ya kwanza kula pilau Kwa kweli mama yangu ndiye aliyeeleza kwangu kuhusu pilau Alikuwa akijua jinsi ya kuandaa pilau bora na alinifundisha jinsi ya kuhamasika na viungo vyote vinavyohitajika ilikupata ladha nzuri. Alikuwa pia akiniambia hadithi za familia na sherehe walizokuwa wakifanya wakati wamlo wa pilau na hiyo ilifanya pilau kuwa na maana zaidi kwangu. Mara ya mwisho nilikula pilau ilikuwa wiki iliopita wakati wa sikukuu ya familia Mama yangu alitayarisha pilau la kuku na ndizi na tulikusanyika tulikusanyika wote nyumbani Ilikuwa ni siku ya furaha na nilifurahi sana kwa kuwa na familia yangu pamoja na kula chakula hicho kitamu ni chakula kinachonipa furaha kila ninapokila na kila mara nakumbuka uzuri wa sherehe na maisha ya familia yangu.

Furaha ni moja ya hali mzuri ambazo kila mtu anapenda kufikia kufika katika maisha yake Wakati wa furaha, mwili na akili vyote hufurahi na kujivunia furaha inaweza kuja kutokana na mambo madogo kama vile kukutana na marafiki au familia au kutokana na mafanikio makubwa maishani Mimi wakati fulani napenda kufurahi kwa njia zangu maalum ambazo hufanya niweze kufurahi zaidi na kuisherehekea furaha yangu moja njia ambazo mimi hufurahi ni kwa kushiriki na familia na marafiki Napenda wakati tunapokutana pamoja na kwa mfano sherehe za familia kama vile siku ya kuzaliwa au sherehe nyingine za familia ambako tunacheka, tunasherehekea na tunajivunia kuwa na kila mmoja Kwa majira, katika majira ya furaha kama haya, mimi hutumia muda mwingi kuwa karibu na wale ninawapenda Wakati mwingine tunacheka na kupiga story na hii inanipa furaha ya kweli Wakati mwingine napenda kuwa na wakati wangu binafsi ili kujifurahisha Hii inaweza kuwa kwa kufanya mambo ninayopenda Kwa vile kusikiliza mziki, mziki ni chanzo kikubwa cha furaha kwangu Hasa napenda mziki wa aina ya rege na mziki wa afrobit ambao huniinua na kunifanya nijisikie furaha Kwa upande mwingine napenda pia kutembelea sehemu tulivu kama maeneo ya asili au mashambani ambapo naweza kutembea na kupumzika kupumzisha akili yangu furaha pia inanijia wakati ninapofikia malengo yangu ya kibinafsi au ya kitaaluma Kwa mfano pale ninapofanikiwa ninapofanikiwa kufanya jambo ambalo nilikuwa nalilenga kwa muda mrefu kama kumaliza kazi muhimu au kupokea sifa kwa juhudi zangu ni wakati wa furaha kwangu katika hali hii, mimi hujivunia na pia hufurahia kwa kumshukuru mungu Kwa kunipa nguvu na akili za kufanikisha malengo yangu ningependa kusema kwa furaha, kuwa furaha inategemea sana mtazamo wa mtu kujitunza mwenyewe na kujua ni vipi ya kumudu hali ngumu ya maisha ni muhimu sana. Kwa mfano, ninapokuwa na changamoto, mimi hutumia meditasyoni au mazoezi ya mwili ilikupunguza stress na kujenga hali mzuri ya akili. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuwa na furaha hata wakati wa changamoto. Mara ya mwisho, nisipokuwa na furaha ilikuwa wiki iliopita wakati niliposherehea siku ya kuzaliwa na kaka yangu. Wakati tulikula kucheka na kupiga picha za furaha nilijua kuwa furaha hiyo ilikuwa kutokana na kusherehekea maisha ya familia na kufurahi pamoja kama familia ni wakati nilijivunia na kufurahia kwa kuwa na watu wangu wa karibu.

Timu ni nayo fuata kwa sasa ni manchester united timu maarufu ya soka kutoka England Nimekuwa shabiki wa muda kwa muda mrefu na napenda kufuatilia micheza yao kila mara wanapocheza Manchester United ni timu yenye historia kubwa na ilikuwa moja wapo ya timu niliokuwa ni kikusudia kufuata tangu tutoni wangu. Kuna wachezaji wengi marufu na wenye talanta ambayo wanachezea timu hii na wanapokuwa uwanjani ni furaha kuona mchezo wao. Sababu kubwa ya mimi kufuata Manchester United ni kwa sababu ya historia yao kubwa katika ulimuengu wa soka. Timu hii imifanikiwa sana ikishinda mataji katha ya Premier League, Champions League na makombe mingine. Pia wachezaji wa Manchester United wanajulikana kwa kuwa na umarufu mkubwa na kucheza kwa kiwango chaju. Mmoja wachezaji ambaye nilijuvunia kumfuatili ilikuwa Cristiano Ronaldo ambaye alichezea timu hii na kuwa na mafanikio makubwa. Kwa kawaida, mimi huangalia mchezea Manchester United kwenye televisheni au mtandao. Mara nyingi huwa napanga wakati wa kumtazama mchezo na kushirikiana na marafiki ambao pia ni mashabiki wa timu hii. Tunaweza kufanya mihadalo ya soka bada ya michi na kujadili matokeo, wachezaji na matukio ya mchezo. Hata wakati ya mbapo Manchester United wanashindwa, mimi badu nishabiki wa timu hii. Kwa sababu inanionyesha jinsi gani mchezo inaweza kuleta changamoto na kufundisha ujasiri. Mara ya mwisho niliona mchezoa Manchester United ilikuwa wiki iliopita walikuwa wakicheza thidi ya timu ya Liverpool katika mechi ya ligi kuya uingereza ilikuwa ni michi yenye ushindani mkubwa na tulifurai sana kuwana timu yetu ikicheza vizuri tulisherekea matokeo mazuri lakini hata kama matokeo ya ngekua tofauti bado ngekua na fura kwa shabiki wa Manchester United kama mashabiki, tunaungana pamoja kupokea matokeo ya timu yetu. Kwa mfano, wakati timu inashinda, tunajivunia kwa mafanikio yao. Lakini pia, tunajua kuwa shindano la soka halina uhakika. Mara nyingi tunajadili mbinu na mikakati ya timu na jinse gani. Wachezaji wanavyo jizatiti ili kufika mafanikio. Hii inanipa muanga zaidi wa jinsi michezo inavyo unganisha watu na kujenga mshikamano.

Njia ya kwanza muhimu zaidi ya kujikinga na jua kali ni kwa kutumia krimu na kujikinga na jua krimu hii inapaswa kuwa na SPF ya angalau therathini au zaidi krimu hii husaidia kuzuia mionzi ya UV kufika kwenye ngozi yangu Ninapojua kuwa nitakuwa kwenye jua kwa muda mrefu huwa na hakikisha kuwa ninaiva krimu hii kwenye ngozi yangu Angalau dakika kumi na tano hadi therathini kabla ya kutoka nje Pia ni muhimu kutumia tena krimu hii kila bada ya masaa machache Hasa ukitoka ukitokwa na jasho au baada ya kuogelea Pia ni muhimu kushikanguo za kulinda ngozi ili kupunguza athari na mionzi ya jua Ninapokua kwenye hali ya jua kali hua naepuka kuvaa mazi ya wazi na badala yake ni nava shati nene na mikono mirefu hatu la jua na miwani ya jua Hii inanisaidia kulinda macho yangu kutoka kwenye mionzi ya UV ambayo inaweza kusababisha matatizo ya macho kama vile katarakti njia nyingine nzuri ya kujikinga na jua ni kali ni kutafuta kivuli ikiwa nitakuwa anje kwa mdamu rmefu huwa na jaribu kukaa kwenye kivuli, chamiti au mahema ili kupunguza muda wa kuendelea kuathiriwa na mionzi ya jua. Hii ni muhimu hasa wakati wa masaa ya kiangazi ambayo ni kati ya mchana na alasiri wakati mionzi ya jua inakuwa na nguvu zaidi. Pia ni muhimu sana kunywa maji mengi wakati wa jua kali ilikuepuka dehidra yeshieni jua kali linaweza kusababisha mwili kupoteza maji kwa kasi na hii inaweza kusababisha uchovu na dalili za uharibifu wa ngozi Hivyo mmi huhakikisha kuwa na kikombe cha maji karibu yangu wakati wawote nikiwanje na kujaza tena maji mara kwa mara kama ilivyo semwa, jua li na madhara zaidi wakati wa masaa ya kumi saan ne ya subuhi hadi saa kumi jioni Hivyo ni vyema kuepuka kuwa nje kwenye jua kali katika masaa haya kama ni lazima kuwa nje, basi ni bora kuvaa mavazi ya kulinda na kutumia krimu ya kujikinga na jua.

Moja wapo ya mambo ni nayo penda sana kufanya na familia yangu ni madhalani na matembezi ya nje Tunapenda kwenda kwenye maeneo ya kitalii au kwa hifadhi za wanyama ili kufurai pamoja na kujivumia Mandhari ya asili. Mara nyingi tunapata nafasi ya kupumzika, kupiga picha na kushirikiana uzoefu wa maumbile. Tunapokuwa kwenye maongezi ya na kutembea. Huwa tunazungumza kuhusu mambo ya maisha yetu na kuimarisha uhusiano yetu. Napenda kwa sana kula chakula cha pamoja na familia yangu Mara nyingi huwa tunajiandalia chakula cha asili au sherehe za familia ambapo kila mmoja anachangia kuanda vyakula katika sherehe hizi tunakutana pamoja tunacheka na kuzungumza kuhusu mambo ya familia vyakula kama pilau, ugali na nyama au samaki wa kukaanga ni baathi ya vyakula tunavyo furahia kula pamoja Hii ni nafasi ya kujenga umoja na furaha ndani ya familia kutazama televishini, sinema au programu za televishini pamoja muda mwingine tunapenda kutazama pamoja kama familia Tunachagua sinema za familia kama vile vichekesho au filamu za kujifunza ambapo tunakaa wote na kufurahia pamoja Tunajitahidi kuwa na siku maalum ya kutazama sinema kila wiki na hii inatufanya tuwe karibu zaidi na kuwa na furaha pamoja Wakati mwingine, tunapenda kushiriki kwenye mchezo ya familia kama vile mpira wa mgu, mchezo ya bodi, au hata kuruka kamba. Hii inasaidia familia yetu kuwa na afya nzuri na pia ni njia nzuri ya kuburudika pamoja. Hata watoto wangu wanapenda kufanya mchezo hii na tunacheka sana na kufurahia kwa pamoja. Safari ni moja ya mambo tunayofurahia kama familia. Tunapenda kusafiri pamoja kwenda maeneo mapya ili kugundua tamaduni na mandhari tofauti. Safari hizi hutufanya tuwe na uzoefu wa pamoja na mara nyingi tunapata nafasi ya kujua kila mmoja zaidi. Hata kama safari ni ndogo, kama kwenda kwenye miji ya karibu, tunajivunia na kufurahia kwa kuwa na familia yetu pamoja.

Jeff Bezos ni mfanya biyashara marufu kutoka Marekani na alianzisha Amazon, moja wapo ya kampuni kubwa zaidi ya biyashara ya mtandaoni duniani. Alianzisha Amazon mwaka wa 1994 kama duka la vitabu mtandaoni, lakini kwa sasa ni moja ya makampuni yanayo uza kilakitu. Kwanziya nguo vifa vya elektroniki mpaka chakula. Bezos hameonyesha kwa vitendo jinsi gani biyashara inaeza kukua kwa kasi na kuwa na athari kubwa duniani kote. Haliweza kuleta mapindukizi katika jinsi tunavyo nunua na kuuza bitha na alifanya hivyo kwa kutumia teknolojia na mtindo wa uongozi wa kipeke. Bezos alijenga Amazon kwa kuzingatia mambo muhimu kama vile ubunifu, utekelezaji wa teknolojia ya kisasa na kuelewa kwa undani mahitaji ya soko. Aliweza kutambua kwamba kuna nafasi kubwa katika soko la mtandaoni ambalo linahitaji bita zinazo nunuliwa kwa haraka. Na pia alijua jinsi ya kutuwa huduma bora kwa wateja. Aliwekeza kwa ufanisi katika vifavya usafirishaji, magala ya kisasa na programu za kujifunza za kifasihi. Ambazo zilimsaidia Amazon kuwa nafaida kubwa na kuwa kampuni inayohitaji ka duniani. Jeff pia ni kiongozi ambaya ameonyesha kuwa ni muhimu kuwa na mitindo wa uongozi wa kimkakati na ufumbuzi wa matatizo. Bezos anajulikana kwa kuwa na uwezo wa kuchukua hatari na kuwa na maoni yambali. Ingawa alikuwa hakichukuliwa kama mtu wa hatari kutokana na maamuzi yake ya kufungua soko mpia na kufanya mabadiliko makubwa. Aliona fursa zaidi kuliko changamoto. Hii inathirisha kwamba mfanyi biyashara bora haugopi kuchukua hatuwa kubwa ili kufikia malengo yake. Amazon haijakuwa tu kampuni inayotowa huduma nzuri kwa wateja. Bali pia imekua na athari kubwa kwenye ajira na uchumi wa dunia. Kwa mfano, kampuni hii inajiri mamilioni ya watu duniani kote na kutua ajira kwa watu wengine, kwa kutua ajira kwa watu wengi ni moja ya maalama muhimu ya mafanikio ya biyashara. Haitha, Amazon imechangia kwa kiwango kikumbwa katika mabadiliko ya teknolojia na mitindo ya biyashara, ambapo kampuni nyingi zimeingia mitindo wa biyashara wa Amazon wakutoa mhuduma kwa wateja kwa njia ya mtandao. Jeff anastahili kuwa mfano kwa sababu ameonyesha kuwa hakuna njia ya kufanikiwa katika biyashara Badala yake inahitaji maono, uthubutu na umakini katika utekelezaji wa mikakati Amazon sio tu ni mfano wa mafanikio ya kifedha Bali pia ni mfano wa jinsi ya kuwa na atari kubwa katika jamii na duniani kwa ujumla Jeff ni mfano mfanyi biyashara ambaye alijenga kampuni kwa kuzingatia ubunifu, huduma bora kwa wateja na uwezo wakubadilika kwa haraka katika soko linalo badilika Mara ya kwanza niliguzwa na hadithi ya Jeff ilikuwa niliposoma kitabu cha The Everything Store Kilicho zungumzia safari ya Amazon na mafanikio ya Benzos Ililiguzwa na jinsi alivyo weza kunda kampuni ilioanza kama biyashara ndoko ya vitabu na kuifanya kuwa empire kubwa duniani Niliweza kuona ni jinsi gani mtu mmoja anavyoweza kutambua fursa kuchukua hatari na kuwa na maono makubwa katika biyashara.

Katika maisha yangu, muziki umekuwa sehemu muhimu sana na moja ya vyombo nilivyo kuwa na hamu ya kujifunza kupiga ni gitaa. Gitaa ni chombo cha muziki kinachopendwa na wengi na ni rahisi kuanzia ingawa pia kinahitaji juhudi na uvumilivu ili kufanikisha. Nilijua kwamba kujifunza gita kutanipa nafasi ya kujiexpress mwenyewe kupitia muziki na pia kuwa na furaha ya kucheza na wenzangu. Nilianza kujifunza kupiga gitaa miaka michache iliyopita ingawa nilikuwa na shauku ya kujua tangu utoto. Nilijua kwamba kupiga gitaa kuna hitaji uvumilivu kwa sababu kuna mifumo ya vidole na masharti ya mikono ambayo yana hitaji mazoezi mengi. Nilijua kuwa siyo jambo rahisi lakini nilijivunia kwa kuwa nilikuwa na hamu ya kujifunza na kupiga muziki. Nilianza kwa kujifunza mapigo ya gitaa ya kimsingi. Kisha nikajifunza baadhi ya vidokezo rahisi kwa kupiga na kucheza vyombo maarufu. Nilijifunza kupitia vitu vya mtandaoni kama vidio na mafunzo ya muziki. Pia nilijaribu kufanya mazoezi kila siku ili kupata ufanisi zaidi. Nilianza kwa kujifunza akodi za kimsingi na kisha nikajua jinsi ya kuunganisha akodi hizi ilikuweza kucheza nyimbo rahisi. Kama mfanya biashara wa muziki, naona gitaa ni kifaa kilicho shika nafasi kubwa na kinacho hitaji umakini na mazoezi. Nilikuwa na malengo ya kucheza nyimbo, ninazo zipenda na kushiriki na wenzangu. Mara ya kwnza nilijaribu kutumia vidio za YouTube ambazo zilinifundisha vidokezo vya msingi kwa kupiga gitaa. Pia nilijua kuwa nilihitaji mwalimu wa gitaa ili nipate maelekezo ya moja kwa moja. Hivyo nilieza kupata mwalimu aliyeweza kunisaidia kujifunza mbinu za kupiga gita kwa haraka. Niliweza kujifunza kupiga gitaa kwa kufuata mbinu hizi na kuona mabadiliko kwa haraka. Licha yachangamoto niliguzwa na furaha ya kujua na kueza kucheza nyimbo niliyokuwa nikiwapenda. Kama vilivyo kwa mafunzo mengi kujifunza kupiga gitaa kuli kuja na changamoto zake. Kuna wakati nilijikuta nikikata tamaa, hasa nilipokuwa nikijaribu kucheza kodi na kurudia mapigo ya nayo hitaji umakini mkubwa. Wakati mwingine, mikono yangu ilichoka kutokana na mazoezi, lakini nilijua kuwa kama ningekuwa na uvumilivu ningepiga hatua. Nilijua kwamba ufanisi haukuja maramoja, lakini kwa juhudi na mazoezi nilikuwa nikipiga hatua kidogo kidogo. Napenda kucheza nyimbo za aina mbalimbali kutoka kwa nyimbo za kiasili hadi za muziki wa kisasa. Baadhi ya nyimbo nilizo zipenda kujua kupiga nizile kutoka kwa Bob Marley na hata nyimbo za kiswahili. Gitaa ni linanipa furaha kubwa wakati nikiwa na familia yangu au marafiki. Tukicheka na kuimba pamoja. Imebaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu na muziki kupitia gitaa inaniwezesha kuexpress hisia zangu na kufurahi Mara ya mwisho nilipocheza gitaa ilikuwa mwishoni mwa mwaka iliyopita Nilikuwa na marafiki zangu nyumbani kwetu na tulikula chakula pamoja kisha tukacheza nyimbo za reggae na pop kwenye gita Ilikuwa ni furaha kubwa kwani tulicheka na kuimba pamoja na mimi nikiwa na gitaa ilikuwa ni hali ya furaha na muziki ulifanya siku hiyo kuwa ya kipekee.

Gazeti ni moja ya vyanzo vikuu vya habari na mimi huwa napenda kusoma gazeti la asubuhi ili kupata mhu, mhitasari wa mambo yaliyotokea. Gazeti linanipa nafasi ya kusoma habari kwa undani ambapo naweza kufahamu zaidi kuhusu masuala ya kisiasa, uchumi na jamii na burudani. Ninapojisikia kutulia na pengine nakunywa chai au kahawa ninapenda kufungua gazeti na kufurahia habari zilizochapishwa kwa undani. Moja ya faida ya kusoma gazeti ni kwamba habari kwenye gazeti, zina uandishi wa kitaalamu na mara nyingi hutolewa baada ya kufanya uchambuzi kwa kina. Pia, gazeti lina picha na michoro inayosaidia kuelewa habari ya kwa haraka. Lakini pia, gazeti linaweza kuwa na ukomo wa wakati na pengine linachalewa kutoa habari za hivi karibuni hasa ikiwa habari ni za haraka. Kwa upande mwingine, habari mtandaoni zimekuwa njia rahisi na ya haraka ya kupata habari. Napenda kutumia mitandao ya kijamii. Kama vile Twitter, Facebook na Instagram. Ambapo habari zinapatikana kwa raisi na kwa haraka. Hii ni faida kubwa. Hasa linapokuja, suala la habari za papo kwa hapo. Kwa mfano, habari za michezo, siasa au aja, ajali zinaweza kupatikana mara moja na zikiwa na maelezo ya kina. Habari mtandaoni pia, ina inatoa uwezo wa kuingiliana na wengine kupitia maoni. Ambapo mtu anaweza kutoa maoni yake kuhusu habari inayoendelea. Hii pia, inafanya iwe rahisi kupanda, kupata mtindo ya habari na kuona maoni ya watu mbalimbali kuhusu jambo fulani. Hata hivyo mtandao unakuja na changamoto zake, kama vile habari za uongo au uvumi Hivyo, ni muhimu kuwa na uwezo wa kutofautisha habari za ukweli na zisizo sahihi moja ya faida kubwa ya habari mtandaoni ni kwamba, kuna vyanzo vingi vya kupata habari na, na kuna mavideo, podcast na blogi ambazo zinaweza kutoa taarifa kwa njia tofauti. Kwa mfano, kwa kutumia tofa tovuti za habari kama BBC, CCN au Al Jazeera naweza kupata habari za kimataifa na zandani kwa undani zaidi. Pia kuna Apps za simu zinazoweza kutumika ili kupata habari kwa urahisi zaidi ambazo zinaweza kuwa na taarifa za haraka na za kipekee Mara ya mwisho nili, kwa jumla naona kuwa habari mtandaoni ni bora zaidi wakati wa kupata taarifa za haraka, lakini gazeti linanipa furusa ya kusoma habari kwa undani zaidi na kwa utulivu. Kila njia inafaida zake na mimi hutumia zote kulingana na hali ya wakati. Hata hivyo ni muhimu kuhakikisha kuwa tunachangua vyanzo vya habari ambazo ni salama na vinavyoaminika hasa kwa habari mtandaoni ni ili kuepuka kuagukia kwenye taarifa zisizosahihi.

Mara nyingi, mimi usherekea mwaka mpya na familia yangu. Hii ni kwa sababu familia ni sehimu muhimu ya maisha yangu, na ni wakati wakuungana na watu wakaribu. Katika sheree hizi, tunapanga mloa wa pamoja, ambapo kila mmoja huleta chakula chake cha kipeke. Napenda sana wakati huu kwa sababu ni wakati wakufurai na kusherekea pamoja. Chakula cha kawaida tunachokula ni nyama ya kukaanga, ugali, samaki na saladi. Baada ya mlo tunakapa moja, tunacheka na tunasherekea kwakuangalia filamu au mziki wa burudani. Kutazama maonyesho katika sherehe za mwaka mpya, huwa napenda kutazama maonyesho ya mwaka mpya kama vile matangazo ya mshuma kutoka New York au mashindano ya moto wa majivu Hii ni sehemu ya sherea ambayo inatuleta pamoja na tunafurai kuona moto wa majivu unavyo waka angani na kutarajia mwaka umpya kwa matumaini pamoja na familia na marafiki tunapiga picha za kumbu kumbu za tukio hili na kusherekea kwa furaha na upendo Wakati mwingine, mimi pia hua na misa ya sherehe za mwaka mpya Hasa ikiwa mimi ni sehemu ya jamii ya kidini Hii ni nafasi ya kumshukuru mungu kwa mwaka ulio pita na kuomba baraka kwa maka mpya Hii inakuwa ni sherehe ya kiroho ambapo tunapanga kwa pamoja na kuomba furaha afya na mafanikio kwa familia marafiki na jamii mzima Kwa upande mwingine, mwaka mpya ni wakati wa kujipanga, wakati tunasherekea, pia tunafanya mikutano ya kifamilia au majadiliano kuhusu malengo yetu kwa mwaka ujao. Napenda sana wakati huu kwa sababu ni nafasi ya kufikiria na kupanga kuhusu malengo yangu binafsi, kama vile kufanya kazi kwa bidii, kujenga afyabora na kuanzisha miradi mipya. Hii ni wakati wakuchukua hatua na kuhakikisha kuwa tunajiweka katika njia ya mafanikio kwa mwaka mpya. Mara nyingi, mimi huwa na wakati wakuji pumzika pia na marafiki zangu. Tunapenda kukutana, kucheka na kusherekea pamoja kwa jinsi zisizo rasmi. Hii inaweza kupitia sherehe za nyumbani ambako tunakuwa na mchezo wa mziki na burudani za pamoja. Tunapiga picha, tunacheka na tunasherekea kwa furaha. Nime jivunia sana kuwa na marafiki wa karibu na familia yangu ambayo tunasherekea pamoja. Kwa kumaliza, mwaka mpya ni wakati wa sherehe, lakini pia ni wakati wa kujipanga na kutathmini. Napenda kusherekea na familia yangu, kutafuta nafasi ya kujifuraisha na pia kueka malengo ya kujitahidi katika maisha yangu. Sheree hizi ni muhimu kwa sababu zinatufundisha kuwa tunapaswa kujianda kwa changamoto umpya, lakini pia kuwa na furaha na matumaini katika maisha yetu.

Moja ya sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uongozi wa mfano. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa mtu ambaye anaishi kulingana na yale anayotaka kuona kwa wengine. Hawezi kuwa na miongozo au sheria ambazo yeye mwenyewe hawezi kuzifuata. Kwa mfano, kiongozi mzuri huonyesha kujituma, kufanya kazi kwa bidii na kuwa na maadili ya juu ili watu wake waweze kumfuata na kujivunia kuwa sehemu ya timu au jamii hiyo. Sifa nyingine muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwezo wakusikiliza. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa mwepesi wakusikiliza maoni, mapendekezo na hata malalamiko kutoka kwa watu wake. Kusikiliza ni muhimu kwa sababu kuna mfanya kiongozi kuwa na uwelewa mzuri na wa hali na changamoto zinazowakumba watu wake. Hii pia inajenga uhusiano mzuri na kukuza mashirikiano katika timu. Kiongozi mzuri anahitaji kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi magumu. Katika uongozi, mara nyingi kiongozi atakutana na changamoto zinazohitaji maamuzi ya haraka na magumu. Kiongozi mzuri haogopi kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuwa na athari kwa watu wake, lakini anajua jinsi ya kuchanganua hali na kuchagua njia bora kwa manufa ya jumla. Hii inahusisha pia kutambua hatari na kuwa na mikakati ya kukabiliana nayo. Heshima na uaminifu ni sifa nyingine muhimu kwa kiongozi mzuri. Kiongozi mzuri lazima ajenge mazingira ya kuaminiana na heshima katika, kati yake na watu wake. Heshima inamaanisha kiongozi anaheshimu mawazo na maoni ya wengine na anawatendea watu kwa usawa. Uaminifu pia ni muhimu kwa sababu watu wanahitaji kuona kuwa kiongozi wao ni mkweli na mwenye uwazi ili waweze kutumikia kwa kujitolea. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo wa kuwainua watu wengine. Kiongozi mzuri sio tu kwamba anaongoza kundi, mbali pia anajitahidi kukuza uwezo wa watu wake. Anawezesha watu wake kuwa bora zaidi katika kazi zao. Anawafundisha na anawasaidia kufikia malengo yao binafsi na kitaifa. Hii inajenga timu imara na yenye motisha. Sifa nyingine muhimu kwa kiongozi mzuri ni uvumilivu na ustahimilivu. Uongozi unahusisha kushugulikia changamoto na migogoro na kiongozi mzuri lazima aonyeshe ustahimilivu wakutosha kukabiliana na matatizo yanayo jitokeza bila kutaka. Tamaa, hii inamanisha kuwa kiongozi anapaswa kuwa na uwezo wa kuthibiti hasira kupambana na changamoto na kuwa mtazamo chanya wakati wa hali ngumu. Hatimaye, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na kujithamini na bidii. Hii inahusisha kujitolea na kuwa na hamu ya kufanikiwa pamoja na timu au jamii anayoiongoza. Bidi ya kiongozi ni mfano wakuigwa na watu wake kwani wanajua kuwa kiongozi wao yuko tayari kujitolea na kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo ya jumla. Mara ya.

Mojawapo ya hatua za kwanza katika kulinda faragha yangu mtandaoni ni kutumia nywila imara Hii inahusisha kutumia nywila ambazo ni mchanganyiko wa herufi kubwa ndogo namba na alama za maalumu Kwa mfano, badala ya kutumia nywila rahisi kama moja mbili tatu nne tano au jina la mtumiaji, mimi hutumia nywila ambazo ni ngumu kusikizia. Aidha, mimi pia hubadilisha nywila yangu mara kwa mara na kufanya matumizi ya uthibitishaji. Wa hatua mbili. Kwa akaunti zangu muhimu kama vile barua pepe, mitandao ya kijamii na akaunti za benki, mara nyingi mimi hutumia programu na app kutoka vianzo vya kuaminika peke. Najiweka mbali na programu za kupakua kutoka vianzo visivyojulikana kwani baadhi ya programu hizo zinaweza kuwa na virusi au programu za udukuzi ambazo zinaweza kuathiri faragha yangu. Hata kwa apps za mitandao ya kijamii huwa nazifanyia mapitio kwa makini ili kuhakikisha kuwa hazichukui taarifa binafsi bila ruhusa yangu Jambo lingine muhimu ni kuepuka kushiriki taarifa nyeti mtandaoni Hii inajumuisha anuani yangu ya nyumbani na habari za simu na taarifa za kifedha kama vile kadi za benki Pia napenda kuwa na uwezo wa kuthibiti ni nani anayeona habari zangu kwenye mtandao na ya kijamii. Hivyo basi huficha machapisho yangu ya kibinafsi na kuzuia watu wasiokuwa marafiki au wasiokuwa na uhusiano wa karibu kuwa na taarifa hizo. Kuna hatari kubwa ya kutopiliwa mtandaoni kupitia barua pepe za hadaa. Hivyo, mimi huwa na angalizo la juu kuhusu barua pepe zinazoonekana kuwa za shaka. Hizi mara nyingi huja na viunganisho vya wavuti au mambo maombi ya kutoa taarifa binafsi. Ninapopokea barua pepe ya aina hii huwa sina haraka ya kubofya viunganisho vyake na badala yake huwa ninachunguza kwa makini ikiwa barua pepe hiyo inatoka kuwa kwa chanzo cha kuaminika Ikiwa sina uhakika ninajua ni bora kuepuka kubofya viunganisho na kupakia programu yoyote kutoka kwenye barua pepe ya shaka kuwa na programu za usalama kama antivirus ni muhimu katika kulinda faragha yangu mtandaoni. Ninahakikisha kuwa programu yangu ya antivirus inasasishwa mara kwa mara ili kuweza kupambana na virusi au programu za udukuzi zinazoweza kuwathiri vifaa vyangu. Hii inanisaidia kuwa na usalama zaidi na kupunguza hatari ya kuambukizwa na virusi au programu mbaya. Ningependa kusema kuwa ni muhimu kuwa na makini na aina ya tovuti unazotembelea. Huu ni wakati ambapo lazima tuhakikishe kuwa tunatembelea tovuti ambazo ni salama na za kuaminika. Kwa mfano, napenda kutembelea tovuti ambazo zina anwani ya HTTPS. Badala ya H.T.T.P. Peke kwani hii inaashiria kuwa na tovuti hiyo ina mfumo wa usalama ambayo unakinga unakinga ya faragha.

Mara nyingi, wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huanza kwa kula chakula cha mchana, huu ni wakati wa kujipatia nguvu kwa ajili ya kuendelea na shughuli za mchana, napenda kula chakula kizito lakini cha afya, kama saladi ya mboga, samaki au nyama ya kuku pamoja na ugali au wali. Huu ni wakati wa kufurahi na kujipa nguvu ili niweze kufanya kazi vizuri baadaye. Baada ya chakula, mimi hutumia dakika chache kupumzika kabla ya kuendelea na kazi. Baada ya kula chakula cha mchana, mimi hupendelea kuchukua tembea fupi. Naenda kutembea nje ya ofisi au nyumbani kwa dakika kumi ama kumi na tano ili kupata hewa safi na kurejesha nguvu. Kutembea ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha mzunguko, wa damu, na pia ni fursa ya kuachana kidogo na mazingira ya kazi. Wakati mwingine, mimi hujiunga na wenzangu kwa mazoezi madogo kama vile kufanya stretching ili kuboresha mfumo wa mwili na kudumisha afya bora. Kama anapenda kuchukua muda wangu kupumzika kusikiliza mziki au podcast ni njia nzuri ya kupunguza msongo na kuongeza motisha. Wakati mwingine napenda kusikiliza mziki wa aina ya reggae au klasiko ambayo inatulia akili yangu na inanionyesha furaha. Pia mimi huwa nasikiliza podcast za kujifunza kama vile maswala ya maendeleo binafsi au mabadiliko ya teknolojia ambazo huniwezesha kupanua upeo wangu na kujifunza mambo mapya katika muda mfupi. Kama mimi ni njia kidogo wakati wa mapumziko ya mchana ni wakati mzuri wa kula kidogo kama vile matunda au vitu vya mlo wakati kama biskuti au mauwa ya soya. Pia mimi hutumia wakati huu kunywa chai au kikombe cha kahawa. Kunywa vinywaji hivi husaidia kuboresha kazi ya utendaji na kunipa nguvu za kuendelea na kazi. Hii pia ni nafasi nzuri ya kuzungumza na wenzangu, kujua hali zao na kuimarisha mahusiano ya kibinafsi. Kwa baadhi ya wakati mapumziko ya mchana ni nafasi ya kujitunza kiakili. Nikiwa na nafasi napenda kutumia dakika chache kufanya meditasioni au mazoezi ya kupumua ili kutuliza akili yangu. Hii inaniwezesha kupunguza wasiwasi na kujirekebisha ili niweze kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa umakini na ufanisi. Inanikumbusha umuhimu wa kuwa na tahadhari ya akili na kufurahia sasa hivi. Kama kuna habari za siku au mambo ya kujifunza wakati wa mapumziko ya mchana, ni fursa nzuri ya kusoma habari mtandaoni au makala mbazo zinanisaidia kuwa na ufahamu zaidi wa maswala ya kijamii siasa na burudani. Kusoma vitabu pia ni njia nzuri ya kupumzika akili na kuanzisha mazungumzo ya manufaa baadaye.

Moja ya mambo ambayo ninayopenda kufanya kwa wakati wa likizo ni kurejea kwa familia na marafiki Kwa kuwa na maisha ya kila siku yenye shughuli nyingi wakati wa likizo huwa ni fursa ya kupumzika na kuwa na muda mzuri na wale ninao wapenda Nikiwa na familia yangu, tunapenda kufanya sherehe za kifamilia, sherehe za chakula, chapamoja na kutembelea maeneo mapya. Hu ni wakati wa kujenga uhusiano wa karibu na kujivunia kuwa na watu wa karibu katika maisha yangu. Mara nyingi, wakati wa likizo, mimi napenda kusafiri na kutembelea maeneo mapya. Kusafiri ni njia nzuri ya kustawisha kwa sababu inatoa nafasi ya kuona tamaduni na maisha ya watu wengine Lakini pia ni njia nzuri ya kupumzika na kujifunza mambo mapya Nilikuwa na safari ya milima na maeneo ya asili ambako nilifanya mazalani matembezi au kuogelea baharini huu ni wakati wa kujivunia na kupata utulivu kutoka kwa mazingira ya kazi na maisha ya kila siku. Likizo pia ni wakati mzuri wa kujistawisha kimwili na kiakili. Wakati huu mimi hutumia muda wangu kufanya mazoezi ya mwili kama vile kutembea kupiga mbio na hata yoga. Mazoezi haya yanasaidia kutuliza akili yangu na kuongeza nishati yangu. Hivyo basi likizo inakuwa fursa ya kufanya mwili wangu uwe na afya bora na kufurahia hali nzuri ya afya. Katika kipindi cha likizo, mimi pia hutumia muda wangu kusoma vitabu na kujiingiza katika masoma mapya. Kusoma vitabu vya maendeleo binafsi, historia, au fasihi kina kunanifanya niwe na ufahamu mpya na pia kunanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya. Kusoma ni njia nzuri ya kustawisha kiakili na ni fursa ya kutengeneza picha mpya katika mawazo yangu. Likizo ni wakati pia wa kufanya mambo ya kibinafsi ambayo nilikuwa nimechelewa kuyafanya kwa sababu ya ratiba ya kazi. Napenda kufanya mipango ya kifamilia, kupanga miradi yangu binafsi na kufanya nyumbani kazi nilizozisahau kama vile kupanga vitu au kurekebisha mazingira yangu. Hii inanifanya kuwa likizo ni fursa ya kuwa na utulivu na kujenga ufanisi wa kibinafsi. Kwa wakati mwingine, likizo ni nafasi ya kupumzika vizuri. Hii inajumuisha kulala kwa muda mrefu na kupata usingizi mzuri bila kuwa na wasiwasi wa kuamka mapema kwenda kazini. Kulala vizuri ni sehemu muhimu ya kujistawisha. Kwani inachangia afya ya kiakili na mwili, nikiwa na nafasi ya kupumzika, mimi hutumia wakati huu kujitunza na kupitia usingizi mzuri.

Michael Jordan ambaye anajulikana kama MJ ni mchezaji maarufu wa mpila wa kikapu kutoka marekani. Jordan alicheza kwa miaka mingi katika ligi kuu ya NBA akiwa na timu ya Chicago Bulls na badaye alicheza pia na Washington Wizards. Alijulikana kwa uwezo wake wakushindana michezo muhimu ustadi wake katika kutengeneza alama na jinsi alivyo kuwa kipenzi cha mashabiki. Jordan alishinda mashindano ya NBA mara sita na alitwa MVP maratano ana rekodi ya kuwa mchezaji bora wa NBA kwa misimu mingi na aliongoza timu ya Chicago Bulls kushinda mataji matano ya NBA championship. Moja ya mambo makubwa aliofanya ni kuleta utawala wa Bulls katika miaka ya 1990 ambapo alisaidia timu yao kushinda mataji matatu mfululizo mara mbili. Zaidi ya hayo, Michael Jordan alitoa tuzo ya MVP na NBA mara sita na alijulikana kwa uwezo wake wa kupiga alama na kuwa kwa na umakini mkubwa katika michezo muhimu. Michael Jordan alikuwa na mbinu bora za kupiga vikapu na aliweza kuonyesha ubunifu wake bila kila alipokuwa uwanjani. Aliweza kupiga dang kwa nguvu, kutumia crossovers mzuri na alijua jinsi ya kutengeneza nafasi mzuri ya kupiga alama hata kwa ulinzi mkali. Jordan pia alionyesha uongozi bora akiwa kwenye uwanja, alijua jinsi ya kuhamasisha wachezaji wenzake na kuchukua maamuzi magumu wakati wa mechi muhimu. Jordan pia alileta mabadiliko makubwa katika utamaduni wa mpira wa kikapu. Alikuwa na mvuto mkubwa na aliweza kuvutia wapenzi wengi wa mchezo huu kutoka kwa makundi mbali mbali. Alijulikana kwa kiatu chake cha Air Jordan ambacho kilikuwa kipengele muhimu katika kuunda utamaduni wa mtindo na kuvutia mashabiki. Mavazi yake ya mchezo na mvuto wake wa kipekee ulimfanya kuwa mashuhuri duniani kote na alifungua njia kwa wachezaji wengi wa badae. Jordan alifanya mpira wa kikapu kuwa mchezo wa kimataifa, alijulikana zaidi ya baada ya Olympics ya 1992, akiwa sehemu ya timu ya Dream Team, ambayo ilikuwa na wachezaji bora wa NBA na alileta muarufu mkubwa wa mchezo huo. Alipokuwa akicheza, alileta heshima kwa mchezo wa mpira wa kikapu na alifanya mpira wa kikapu kuwa maarufu katika pato la kimataifa. Mara ya mwisho niliona Jordan akicheza ilikuwa katika michuano ya NBA Finals. Ingawa ilikuwa ni kipindi cha mwisho mwa mwaka wa ya 1990 lakini ilikuja kuwa moja ya kumbukumbu kubwa za mchezo wa mpira wa kikapu. Kila alipoingia uwanjani, mashabiki walikuwa na hadi shahuku kubwa kwa sababu walijua kwamba Jordan. Alikuwa akifanya kitu cha kipekee na alionyesha juhudi na uamakini wake kwa kila mchezo. Kwa kumaliza, miko Jordan anachukuliwa kuwa mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa sababu ya mafanikio yake makubwa umarufu na athari alizo nazo katika dunia ya mpira wa kikapu. Jordan ameonyesha kwamba umakini, juhudi na uongozi vinaweza kufungua milango ya mafanikio na alikuwa na uwezo wa kuhamasisha mamilioni ya watu duniani kote.

Chumba changu cha kulala kina rangi ya samahani na utulivu. Kwa mfano rangi ya buluu na nyeupe, ninapenda kuwa na rangi zinanzo toa utulivu na ambazo haziwezi kunisumbua wakati wa kulala. Samahani na rangi za upole ufanya chumba kiwe na mazingira ya amani na utulivu. Katika kona ya chumba, kuna dirisha kumbwa ambalo huingiza mwangaza wa asubui na mwangaza wajua ufanya chumba kiwe na hewa safi. Kitanda changu ni kimoja cha kitanda cha kisasa, chenye matres nzuri ambacho kinanifanya nipate usingizi mzuri. Ni na mto laini na blanketi nene ili kuhakikisha kuwa nimejistarehesha wakati wote wakulala. Nimezingatia sana kutafuta vifaa vya kulala vinavyo fanya niwe na usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu. Chumba changu kina samani za kisasa za miongoni mwa vitu ninavyo vipenda. Kuna meza ya usiku ambapo mimi ufanya kusoma au kuandika vitu muhimu kabla ya kulala. Pia, kuna meza kubwa ya kazi upande mwingine wa chumba ambapo mimi huweza vifaa, huweka vifaa vya kazi au masomo yangu. Hivyo, chumba kinatoa nafasi nzuri ya kufanya kazi na pia kuzipumzika. Picha na mapambo ya ukuta, pia ya meja picha za familia, mandari za asili na picha zinazotuliza na kutoa hisia nzuri. Chumba changu ni kina taarifa za muanga kama vile taa za LED ambazo zinaweza kubadilika kwa rangi na muangaza. Ninapopenda kuangalia filamu au kusoma na shusha muanga ilikuunda mazingira ya rahaa. Wakati mwingine ni muhimu kuwa na mwanga mdogo wakati usiku. Na taa hizi unisaidia kutoa mwanga wa kutosha bila kuwa na giza kubwa. Katika chumba changu pia kuna vitu ambavyo vina nisaidia kufurahi na kujistawisha Kwa mfano ni na kiti cha starehe kilicho zunguka na tufaha la kujitunza Hii ni mahali pazuri ambapo naweza kukaa na kujiskiza vizuri na kurudi kwenye hali ya kujirekebisha kabla ya kulala Kuna pia kio kikubwa ambacho ninapenda kutumia kujitunza na kutadhmini hali yangu kabla ya kulala. Kwa upande mwingine, chumba changu kikinadirisha la hewa ambalo unifanya niwe na hewa safi kila wakati. Ninapenda kuakikisha kuwa kuna hewa nzuri wakati wote hasa wakati wa usiku ili niweze kupumua kwa urahisi. Wakati mwingine, ufungua dirisha ili kuruhusu hewa ya asili kuingia ambayo inanifanya nijisikie vizuri zaidi. Chumba changu cha kulala pia kimiandaliwa kwa kuepuka usumbufu na kelele. Sina vitu vingi vya kuvuruga kama vile simu wa kompyuta ambayo vinaweza kusababisha uingiliaji usingizi wangu. Hivyo, ninahakikisha kuwa chumba changu ni mahali tulivu na cha kupumzika.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa hisia na mawazo ya watu wengine kwa undani zaidi. Hii inge nisaidia kuwa na mashirikiano mazuri na watu, na pia niweze kusaidia kwanjia bora zaidi. Kwa mfano, ni raisi kusaidia mtu ambaye unamuelewa na unajua hisia zake, na hii inaweza kuleta mapandiliko makubwa katika jami. Uwezo huu ungefanya iwe rahisi kwa na mahusiano bora na watu waaina zote na kutatua migogoro kwanjia yenye manufa kwa pande zote. Kingine ningependa kuwa na uwezo wa kuthibiti mawazo na isia zangu kwa urahisi. Sisi sote tunakutana na changamoto na wakati mwingine mawazo yetu ya naweza kuwa ya siyo kuwa na maana au ya na yotufanya tujisikie vizuri. Uwezo wa kuthibiti mawazo yangu unge nisaidia kuwa na utulivu na ufahamu wa kile kinachotokea wakati wa hali ngumu. Kwa mfano, ningependa kujua jinsi ya kuthibiti hofu na wasiwasi wakati wachangamoto kubwa ili niweze kuchukua hatua nzuri na kuendelea mbele. Ningependa kuwa na uwezo wa kutambua wakati wa kuchukua hatu a. Mara nyingi tunachelewa kuchukua hatua muhimu kwa sababu ya kutokuwa na uhakika au hofu ya kutofaulu. Uwezo huo ungefanya niwe na uamuzi wa haraka na hasisahihi wakati wakipeke. Kwa mfano, katika haliza kazi au maisha ya kibinafsi, ninge penda kuwana uwezo wa kuona fulsa na hatariza kwa urahisi. Ili niweze kuchukua hatua kabla ya wakati kupita. Ingawa mimi ni mpinzi wakujifunza. Ningependa kuwa na uwezo wakujifunza haraka na kupata marifa mapia kwa urahisi. Hii inge nisaidia kufanya kazi zangu kwa unaofanisi zaidi. Na pia ngekuwa na uwezo wakufikia malengo yangu kwa haraka. Uwezo wakujifunza haraka unge nisaidia katika kazi za kila siku. Na pia ningekuwa na uwezo wakufanya maamuzi bora kutoka na na marifa ya haraka. Kingine ningependa kuwa na uwezo wakupata mielekeo bora kwa maisha yangu. Mara nyingi tunahitaji miongozo bora ili tuweze kufikia malengo yetu. Lakini ingekuwa vizuri ikiwa ningekuwa na uwezo wakutambua furusa na changamoto kwa urahisi na kupata mielekeo bora kila wakati. Uwezo huu unge nisaidia kuwa na mtazamo wa mafanikio na kujua ni wapi pa kuenda katika maisha yangu. Ningependa kuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko mazuri kwa jami yangu. Kwa mfano ningependa kuwa na uwezo wa kufanya miradi ya kijami ambayo itasaidia watu wa nao hitaajimsaada kama vila watoto na familia maskini. Uwezo huu ungeweza kunisaidia kuwanaathari, chanya katika jami yangu na kuchangia katika kuondoa umasikini, kuongeza elimu na kuboresha maisha ya watu.

Mara ya kwanza nilijitolea ilikuwa katika shughuli za kijamii za kusaidia watoto wenye uhitaji. Nilitumia muda wangu kufundisha watoto wa familia maskini masomo ya ziada baada ya shule. Lengo langu lilikuwa sio tu kuwasaidia watoto hao kielimu. Bali pia kuwawezesha kujenga imani yao katika elimu na kuwafanya wajiamini katika maisha yao. Nilifurahi kuona watoto hawa wakifanya vizuri shuleni kutokana na juhudi zangu na hiyo ilileta furaha kubwa kwa familia zao na jamii kwa ujumla. Kingine kilichonivutia ni kujitolea katika miradi uhifadhi wa mazingira, nikiwa na hamu ya kusaidia kulinda mazingira, niliweza kushiriki katika upandaji miti na uhifadhi wa misitu. Hii ilikuwa ni shughuli ya muda mrefu ambapo tuliweza kupanda miti katika maeneo ya milima ili kusaidia kupunguza uharibifu wa mazingira. Kazi hii ilinifundisha umuhimu wa kulinda mazingira yetu kwa ajili ya vizazi vijavyo na pia ilinionyesha jinsi gani watu wanavyoweza kuungana kwa pamoja ili kufanya mabadiliko chanya. Nimekuwa pia na nafasi ya kujitolea kusaidia watu wenye ulemavu katika jamii yangu. Nilishiriki katika miradi ya jamii iliyohusisha kusaidia watu wenye ulemavu wa viungo na wale wanaoishi katika mazingira magumu. Tulikuwa tukiwasaidia kupata vifaa vya msaada kama vile viti vya magurudumu na pia kusaidia kuwafikishia huduma za afya na elimu. Hii ilikuwa ni kazi ya kumfundisha mtu mwingine jinsi ya kuwa na uhusiano mzuri na jamii na ilileta furaha kuona jinsi walivyoweza kufurahia maisha licha ya changamoto walizokutana nazo. Moja ya kazi ya kujitolea ambayo ilinifurahisha sana ilikuwa kutembea nyumba ya wazee. Nilitumia muda wangu kutembelea wazee waliokuwa wanahitaji msaada na faraja. Kazi hii ilinishawishi sana kwa sababu niliona jinsi wazee walivyohitaji mapenzi, heshima na muda wa kujumuika na familia. Nilikuwa nikisimulia hadithi za zamani, kuzungumza nao na kuwasaidia kufanya shughuli rahisi za kila siku. Ingawa mimi nilikuwa nikiwafariji, nilijivunia kuwa sehemu ya maisha yao, kwani niliona furaha kwao wakati walikuwa na watu wa kujali. Katika jitihada za kusaidia watu kuwa na muda bora na kipato cha kujitegemea, nilijitolea kufundisha ubunifu na uraslimali katika jamii yangu. Nilikuwa nikifanya mafunzo ya ufundi na biashara ndogo kwa vijana na wanawake. Lengo langu ilikuwa kuwawezesha watu hawa kujifunza uongozi wa kifedha na kuwa na mikakati bora ya biashara ili waweze kujenga maisha bora kwa kutumia vipaji vyao. Kazi hii ili nifundisha jinsi ya kuwa na maono ya kipekee na jinsi ya kuwa na mchango katika kuboresha maisha ya wengine. Nikiwa sehemu ya timu ya misaada ya dharura nilishiriki katika kujibu majanga na kutoa msaada kwa waathirika wa maafa. Hii ni moja ya kazi za kujitolea ambazo zinahitaji muda wa haraka na umakini mkubwa. Kufanya kazi ya kujitolea kunanifanya nijisikia kuwa na mchango katika jamii yangu na kunanipa furaha ya kipekee ingawa mara nyingi sifiki fidia yoyote ya kifedha lakini furaha ya kuona mabadiliko yanayotokea kwa watu wengine inatosha kazi ya kujitolea. Ni njia ya kujenga dunia bora na mimi nifurahi kuwa sehemu ya juhudi hizo.

Hatua ya kwanza ni kufanya mipango kabla ya kuanza kazi yoyote. Mimi huweza huwa naweka malengo ya kila siku au malengo ya kila wiki ambayo hufanya kazi yangu kuwa na mwelekeo. Malengo haya ni rahisi kuyatambua na kunisaidia kuelewa ni nini kinaitajika kufanyika. Hii inajumuisha kuandika orodha ya majukumu nakuweka vipaumbele. Kwa mfano, ikiwa kuna kazi nyingi, mimi huainisha kazi muhimu zaidi na kuhakikisha kuwa naanza na kazi hiyo ili nisiweze kuchelewa mchakato mzima. Kwa kazi kubwa na ngumu, mimi hutafuta njia ya kugawanya kazi hiyo katika sehemu ndogo ambazo ni rahisi kutekeleza. Hii inasaidia kupunguza mizigo na kuifanya kazi iweze kupangika vizuri. Kwa mfano, kama kuna mradi mkubwa, mimi huupeleka kwa hatua nakugawa kila hatua kuwa na muda maalumu wakumaliza. Hii ina nisaidia kuona maendeleo na kujua kama nipo kwenye njia sahihi. Katika kutekeleza kazi kwa wakati ni muhimu kuwa na utawala mzuri wa muda. Mimi hutumia kalenda au apps za usimamizi wa muda ili kupanga majukumu ya kila siku. Hii inajumuisha kuweka muda maalumu kwa kila kazi na kuepuka kuingilia kazi nyingine. Kwa mfano, ninapojua kuwa na muda maalumu wa kukamilisha kazi. Basi mimi huwa sihusiki na shughuli nyingine ambazo zitachelewesha kazi yangu. Kwa kutumia programu kama kalenda ni rahisi kufuatilia majukumu yangu na kuhakikisha kuwa kila siku kila kitu kinakamilika kwa wakati. Kuondoa vikwazo na usumbufu ni jambo muhimu katika kukamilisha kazi kwa wakati. Wakati mwingine, tunaweza kupoteza muda kwa sababu ya simu, mitandao ya kijamii au mambo ya siyo husiana na kazi. Mimi hutumia mbinu kama kutenga maeneo ya kazi au kutumia muda wa kazi bila kuangalia simu ilikuhakikisha kuwa nakamilisha kazi kwa umakini. Wakati mwingine, mimi hujifunza muda wa kazi ambapo simu yangu huwa inazimwa au inawekwa mbali kabisa ili ni sijikute, nikivutwa na mambo mengine. Kuweka vipaumbele ni jambo muhimu linapokuja suala la kumaliza kazi kwa wakati. Mimi hutambua kazi ambazo ni za dharura na zile ambazo zinaweza kusubiri kidogo. Kwa mfano, kama kuna tarehe ya mwisho ya kazi, basi hiyo inakua kipaumbele cha juu na kazi zingine zinaweza kushughulikiwa baadaye. Kufanya kazi muhimu kwanza ni muhimu ili kuepuka kukosatarehe ya mwisho au kuchukua muda mwingi kwenye kazi zisizo na za kipaumbele. Baada ya kumaliza kazi kwa wakati, mimi hutumia wakati wakupumzika na kujipongeza, kujitunza na kujizawadi, kujizawadia hufanya kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa pidii na kumaliza kwa ufanisi. Hii inajumuisha kupumzika kidogo baada ya kazi na kuchukua muda kujiinua. Pia mimi hutumia nafasi hii kutathimia kazi yangu ilikuhakikisha kuwa ni bora na kwamba sijakosa chochote.

Moja ya kumbu kumbu za utotoni ambayo siwezi kusahau, ni kuteleza kwenye mlima au kuenda kwa matembezi na wazazi wangu. Nilikuwa mtoto mdogo, lakini nilijivunia sana kuona mapambo ya asili na maji ya mto. Muda wote huu, tulikuwa tunacheka, tukiongea na kujifunza kuhusu mazingira yetu. Hizi zilikuwa ni sehemu nzuri za maisha yangu ya ututoni, ambapo tulifurahi na kujifunza mingi kutoka kwa wazazi wetu. Moja ya kumbu kumbu nzuri, ni siku ya kuzaliwa yangu nilipokuwa na umri mdogo. Katika siku hiyo, familia yangu ilikusanyika pamoja kwa sherehe za furaha, nilipata zawadi nzuri na tukacheka na kufurahia kwa pamoja. Wakati huo, nilijuvunia kuwa na familia yangu karibu, na nilifurahia kuona uso wa mama yangu na baba yangu ikiwa na furaha. Iliyokuwa ni kumbu kumbu bora, ni kuona upendo wa familia, na jinsi walivyo sherehekea kuwa na mimi duniani. Katika utoto wangu, niliishi katika mtaa wa watoto wengi. Tulikuwa tukicheza michezo kama kuki, na kukaribiana na mara nyingi ilikuwa wa nifuraha kubwa kwetu. Kuna wakati tuliunda michezo yetu ya kipeke, ambako tulikuwa tukicheza kwa sauti kubwa na kujivunia ushindi wa mchezo. Walikuwa marafiki wazuri, na nadhani michezo ya utotoni ilikuwa moja ya vitu vilivyo tuunganisha, na kutufanya kuwa na furaha kwa pamoja. Moja ya kumbunkumbu muhimu kutoka kwa utoto, ni wakati wa shule ya msingi. Nilipenda sana muda wa mapumziko ambako tuliweza kucheza na kuzungumza na wenzangu. Kuna wakati nilikuwa na walimu wazuri, ambao walijali maendeleo yetu, na walijitahidi kufundisha kwa njia ya kufurahisha. Kumbu kumbu za shule pia nizakujivunia, kwani nilifurahi sana kila nilipojivunia matokeo yangu ya masomo, na kupata dhamini kutoka kwa walimu na wazazi wangu. Kumbu kumbu nyingine muhimu ni matukio ya sherehe za familia kama Christmasi na sikukuu ya Eid. Katika matukio haya, familia ilikusanyika pamoja, tukifanya chakula cha pamoja, tukicheka, na tunasharekea kwa furaha. Hizi zilikuwa ni siku za furaha, mbapo tulikuwa na muda wa kupumzika na familia na upendo wa familia kulikuwa ni jambo la muhimu katika maisha yangu ya utotoni. Kwa upande mwingine, nakuwa na kumbu kumbu mzuri za kutembelea maeneo ya asili. Nilikuwa na furaha sana kuona milima, mashamba ya mboga na maziwa wakati wa likizo. Hizi zilikuwa ni sehemu za kufurahi na kujivunia na zilinijenga kimwili na kiroho. Ilikuwa ni wakati wa utulivu na kupumzika kutoka kwa shughli za kila siku.

Mara nyingi, jioni yangu huanza kwa kupumzika kidogo baada ya kazi au masomo. Hii ni kwa sababu napenda kutenga muda wa kutuliza akili yangu kabla ya kujiandaa kulala. Mara nyingi, mimi hutumia dakika 15 au 30 ili kupumzika na kufanya meditasyoni au mazoezi ya kupumua. Hii inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya niwe tayari kwa usingizi mzuri. Nikiwa na muda, mimi pia hutumia jioni kujiandaa kwa kulala, kwa kufanya shughuli na kujitunza. Hii inaweza kuwa ni kunawa uso kupiga mswaki na kuoga. Napenda kuhakikisha kuwa mwili wangu unakua safi na utulivu kabla ya kulala. Hii inanifanya nijisikie fresh na tayari kwa usingizi, na pia ni njia ya kumaliza siku yangu kwa kujiweka vizuri. Kwa kawaida, mimi hutumia dakika 20 au 30 za jioni kabla ya kulala kusoma kitabu kusikiliza muziki wa utulivu. Kusoma vitabu vya fasihi au maendelewa binafsi hunituliza na kunipanua upeo. Wakati mwingine, napenda kusikiliza muziki wa kipekee ambayo inatoa hali ya utulivu na kunifanya niwe tayari kwa usingizi. Muziki husaidia kupunguza mawazo yangu na kufikia hali ya utulivu wa kiroho. Jioni pia ni wakati wakumaliza kazi za nyumbani ambazo zinahitaji umakini lakini hazichoshi sana. Hii inaweza kuwa kusafisha vyombo, kufanya kazi za nyumba kama kupanga vitu au hata kupika chakula cha jioni. Hizi ni shughuli ambazo sio za uchovu mkubwa lakini zinanisaidia kumaliza mambo madogo kabla ya kupumzika. Kazi hizi ni rahisi na unaufanya niwe na furaha kujua kuwa nimemaliza kazi za nyumbani kabla ya kulala. Kwa kila jioni, mimi pia hutenga muda wa kuandika orodha ya majukumu au kufanya mipango ya kesho. Hii inaniwezesha kuwa na mwelekeo wa kazi kwa siku inayofuata. Kuandika vitu muhimu na kupanga ratiba yangu ya kesho, kunanipa mtazamo mzuri na utulivu wa akili. Ninapo kuwa na mpango wa kazi kwa ajili ya kesho, napata usingizi mzuri kwa kujua, kuwa sina mambo ya kujiuliza au kuharakisha. Mara nyingi, mimi hupenda kuepuka kutumia simu au komputa masaa machache kabla ya kulala. Hii ni kwa sababu mionzi ya buluu kutoka kwenye vifaa vya elektroniki inaweza kuadhiri uzalishaji wa metalonin ambayo ni homoni muhimu kwa usingizi. Kwa hiyo, mimi hutumia wakati huu kujiweka mbali na teknolojia na kufanya shughuli za kupumzika kama kusoma au kutafakari.

Mwanja ya study muhimu kwa kazi yangu ni uongozi. Kila kazi inahitaji uwezo wa kuongoza watu. Iwe ni timu ndogo au kubwa. Uwezo wa kuwa kiongozi bora unahusisha kuwa na uwezo wa kutoa maelekezo, kusikiliza maoni ya wengine na kuwa na mwelekeo mzuri wa kufanikisha malengo ya timu. Kama kiongozi ni muhimu pia kuhamasisha watu watekeleze majukumu yao kwa bidii na uaminifu. Hii hunisaidia kuleta ushirikiano na kufanikisha malengo ya kazi. Stadi nyingine muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora. Ili kufanikisha kazi yoyote ni muhimu kuwa na uwezo wa kuwasiliana kwa ufanisi na wenzako. Wateja na washirika wa kazi mawasiliano bora husaidia kuondoa matatizo ya kuelewana kufafanua malengo na kuhakikisha kwamba kila mtu anajua kile anachohitajika kufanya Hii ni pamoja na kuandika kwa uwazi na kusema kwa njia ya kueleweka ili kuepuka makosa Kwa upande mwingine, usimamizi wa muda ni stadi muhimu sana kwa kazi yangu kuwa na uwezo wakupanga muda wakutakeleza majukumu ni muhimu ili kuepuka kujidishia kazi na kuchelewa. Mimi hutumia kalenda na programu za usimamizi wa kazi kupanga majukumu yangu ya kila siku na kueka vipaumbele. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa kazi yangu inakamilika kwa ufanisi na kwa wakati mwafaka. Stadi nyingine muhimu ni uwezo wa kutatua matatizo. Katika kazi yangu, mara nyingi kuna changamoto au matatizo ambayo yanahitaji ufumbuzi wa haraka na uamuzi bora. Hii inahitaji kufikiri kwa kina na kutumia mbinu za ubunifu ili kupata suluhu bora. Hii pia inahusisha kuweza kujifunza kutokana na makosa na kujaribu njia mpya za kutatua matatizo yaliyojitokeza. Kwa kazi yangu ni muhimu kuwa na stadi za kufanya kazi kwa timu. Kazi nyingi haziwezi kufanywa na mtu mmoja tu. Hivyo ni muhimu kuwa na uongozi wa kazi ya pamoja. Kufanya kazi kwa timu kunahitaji uaminifu, ushirikiano na kuheshimiana. Hii pia inahusisha kufanya kazi kwa usahihi bila kuingilia uhuru wa mwingine na kuhakikisha kuwa kila mmoja anachangia kwa ufanisi wa kufikia malengo ya timu. Stadi nyingine muhimu kwa kazi ni ustahimilivu na uvumilivu. Katika mazingira ya kazi, kuna nyakati ambapo mambo yanaweza kuwa magumu au wakati mwingine kazi inakuwa ngumu kutekeleza. Uvumilivu ni muhimu ili kuweza kuvumilia changamoto na kubaki na mtazamo chanya hata wakati wa shinikizo. Ustahimilivu pia husaidia kukabiliana na hali ya kutokuwa na uhakika na kuhakikisha kuwa kuna mpango kuhakikisha ufanisi Stadi ya kujipumzisha na kujilinda kimwili ni muhimu kwa kazi yangu afya yangu ni muhimu sana ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi Hivyo, mimi uhakikisha kuwa naenda gym au kufanya mazoezi ilikuwa na mwili wenye afya Kujitunza kiakili pia ni muhimu na mimi hutumia muda wa kupumzika na kujifunza kiakili kwa kusikiliza muziki au kufanya meditasyoni ili kupumzika kupunguza msongo.

Wali ni chakula ni nacho kipenda sana. Hasa inapokuwa na supu ya samaki au nyama ya kuku. Wali unaunda sehemu muhimu ya milo yangu ya kila siku na nirahisi kuandaa. Ninapokuwa na wali wakupendwa, huwa najiwa na furaha ya kikula chakula hicho. Hasa ikiwa kinaandaliwa kwa mara mbili na ladha nzuri. Wali unaladha nzuri na unaweza kula na maharage, kuku au samaki na kuifanya kuwa chakula cha kibinafsi kinacho nivutia. Wali pia unafaida ya kutengenezwa kwa njia rahisi na unavutia kwa harufu. Kwa upande mwingine na pia napenda pia ugali hasa unapo changanywa na skuma au nyama ya ngombe. Ugali ni chakula cha asili kinacho tumika kwa milo ya mchana au jioni katika familia yangu. Ugali unasizitiza mashirikiano ya familia ambapo mara nyingi watu hukusanyika pamoja ili kufurahi na kula. Ugali unaladha tofauti na ni rahisi kuliwa na supu ya nyama au sambusa. Ni chakula, cha kuleta nishati na ni muhimu katika lishe ya kila siku. Ingawa wali na ugali ni vyakula vya aina moja. Yani vyote ni vyakula vya makundi ya fanaka. Ya nafaka, utengenezaji wao ni tofauti. Wali ni mchele unao pikwa kwa maji au mafuta kidogo. Hivyo ni rahisi kuwa na ladha ya utamu zaidi na harufu nzuri. Tofauti na ugali ambayo ni mchanganyiko wa unga wa mahindi na maji na kuwa na muundo mkavu. Ugali unapokuwa na mchanganyiko wa supu ya nyama au samaki huwa unakuwa na ladha ya kipekee na ni njaa nzuri. Katika familia yangu, wali hutumika mara nyingi kwenye sherehe na shukurani za familia. Wakati wa sku kuu au sherehe za familia, wali huwa ni sehemu muhimu ya sherehe. Ugali kwa upande mwingine hutumika kila siku. Haswa wakati wa chakula cha jioni na chakula cha mchana, hivyo wali unakua kama chaguwo la chi sherehe. Wakati ugali unachukuliwa kama chakula cha kila siku, kinacholisha familia. Kwa ujumla, nivigumu kusema ni nani anaye penda zaidi kati ya ugali na wali. Kila mmoja ana ladha yake na faida katika mazingira tofauti. Kwa wakati mwingine, ninapenda wali kwa sababu ni rahisi kuandaa na inafaa sana kutumika na supu au nyama. Lakini wakati mwingine, ugali ni chakula bora zaidi, hasa unapokuwa na familia na ikiwa unahitaji kuwa na nguvu za ziada kwa sababu ya kazi au shugli ngumu.

Moja ya njia ninazozipenda kujifunza mambo mapya ni kusoma vitabu. Vitabu vinatoa maarifa na ufanisi katika maeneo mbalimbali ya maisha, kutoka kwa fasihi, sayansi, biashara, hadi maendeleo binafsi. Kila mara ninapohitaji kujifunza kitu kipya, mimi huenda kwa vitabu ambavyo, kwa vitabu ambavyo vina maelezo ya kina na mbinu za kisasa. Kusoma vitabu huniwezesha kuwa na ufahamu mzuri kuhusu mada fulani na kuboresha mtindo wangu wa kufikiri. Ningependa kusoma kwa mitandao ya kijamii na programu za mitandaoni ni moja ya njia bora za kujifunza mambo mapya. Mimi hutumia YouTube, online courses na podcast kwa ajilia kujifunza masomo mbalimbali. Kwa mfano wakati mwingine, mimi hujiunga na kozi za ujasiriamali na mbinu za biashara mtandaoni ili kuboresha ujuzi wangu na kuwa na maarifa mapya. Vyanzo hivi vya mtandaoni ni rahisi kupatikana na vinatoa mafunzo ya kina kwa muda mfupi. Kwa upande mwingine, mimi pia napenda kujifunza kupitia mazungumzo na watu wenye uzoefu au wale wanaofanya kazi katika maeneo niliyovutiwa nayo. Kila mara ninapokuwa na mazungumzo na watu wazoefu, huwa naweza kujifunza mbinu za kipekee na mbinu bora za kufanya kazi. Kwa mfano, nilipokuwa na mazungumzo na wataalamu wa masoko nilijifunza zaidi kuhusu mikakati ya matangazo na ufanisi katika uendesha biashara. Mazungumzo haya mara nyingi hutokea katika mikutano ya kijamii, vikao vya kazi au tukio za kitaaluma. Ningependa pia kusema kuwa majaribio ni njia nzuri ya kujifunza. Kwa mfano, mimi hupenda kufanya majaribio na kujifunza kwa kufanya. Nilijaribu kujifunza kupika chakula kipya, kutumia mapishi ya mtandaoni, au nilijaribu kujifunza muziki kwa kupiga gita. Wakati mwingine ni muhimu kujitosa kwenye mambo mapya na kuona kama unaweza kufanikiwa kujaribu mambo mapya. Kunanifundisha namna ya kukabiliana na changamoto na kuna nipa ufahamu wa vitendo. Ningependa kusema kuwa teknolojia inatoa fursa nyingi za kujifunza. Mimi hutumia app za simu na program za kompyuta ili kujifunza kwa mfano. Kuna app za kujifunza lugha kama duolingo ambazo zinanifundisha, zinanisaidia kujifunza lugha mpya kwa haraka na kwa njia ya kufurahisha. Teknolojia inatufanya kuwa na fursa ya kujifunza kiurahisi na kwa ufanisi kwa kutumia vifaa vya kisasa vinavyowezesha kufikia maarifa kwa haraka. Mimi pia ni mtu ambaye najifunza kutokana na makosa. Kila mara ninapokutana na changamoto au makosa, mimi hutumia kama nafasi ya kujifunza na kuboresha. Hii inanisaidia kutambua mambo ambayo yanaweza kuboreshwa na kuwa na uwezo wa kurekebisha makosa yangu kwa ajili ya mafanikio zaidi. Kujifunza kutokana na makosa ni moja ya mbinu bora za kujifunza mambo mapya na kukuza ustadi wangu.

Moja ya shughuli ninazozipenda ni kula chakula cha pamoja na familia yangu. Mara nyingi tunapenda kufanya mlo wa familia ambapo kila mmoja huleta chakula cha kipekee kutoka kwa familia. Hii inakuwa ni nafasi nzuri ya kuzungumza, kucheka na kushirikiana kuhusu mambo ya familia. Chakula cha pamoja hufanya iwe rahisi kujenga uhusiano wa karibu na kufurahi pamoja. Ningependa kusema kwamba sisi kama familia tunapenda kutembelea maeneo ya asili kama mashambani au maeneo ya mlimani. Hii inatupa nafasi ya kuungana na maumbile na kuwa na wakati wa kupumzika mbali na shinikizo la kazi au shule. Matembezi ya asubuhi kwenye maziwa au hifadhi za wanyama ni nafasi nzuri ya kupata utulivu na kujivunia mazingira ya asili pamoja. Kila wakati napenda kufanya shughuli za burudani na familia yangu, hii inaweza kutazama kuwa kutazama filamu za familia, kucheza michezo ya meza kama karata au draft, filamu za vichekesho au michezo ya familia ni njia bora ya kuungana na kupunguza msongo wa mawazo. Tunacheka pamoja na kushirikiana furaha na hii inajenga kumbukumbu nzuri katika maisha yetu. Familia yangu inapenda kusherehekea sikukuu kama Kristmasi au sikukuu ya Eid. Tunapokuwa pamoja huwa na muda wa kufurahi ambapo kila mtu anasherehekea kwa njia yake. Tunapenda pia kushiriki matukio ya kijamii kama siku ya kuzaliwa za familia ambapo tunapata nafasi ya kupiga picha za kumbukumbu na kuzungumza kuhusu maisha. Sherehe hizi ni muda wa kujenga mahusiano ya familia na kufurahi pamoja. Kwa upande mwingine, napenda kutumia muda na familia yangu katika mazungumzo ya kifamilia. Hii ni wakati ambapo kila mtu anapata nafasi ya kuzungumza na kushiriki mawazo yake. Changamoto na furaha. Hii pia inasaidia kutatua mashida ya familia na kuwa na uhusiano mzuri. Mazungumzo ya kifamilia ni wakati wa kujenga mtazamo mzuri wa familia na kuwa na mshikamano. Tunapenda pia kufanya mazoezi pamoja kama familia. Hii inaweza kuwa kutembea au kupiga mpira au kufanya yoga pamoja. Mazoezi haya sio tu yanasaidia familia yangu kuwa na afya nzuri, bali pia fursa ya kujivunia pamoja na kujenga mahusiano mazuri. Ni furaha kuweza kufanya mambo ya kiafya na familia yangu na pia kununua vitu vya michezo vya kushiriki kama familia. Ningependa pia kusema kwamba familia yangu hufurahia kupumzika pamoja na kufanya shughuli za kijamii kama kutembelea mashindano ya michezo au makumbusho ya kijamii. Familia yangu inajivunia kuwa na wataalamu wa michezo ambao huwa wanashiriki katika matukio ya jamii. Hii ni fursa ya kutembelea maeneo mapya na kuwa na wakati wa furaha na familia.

Chakula cha haraka ni miongoni mia vyakula Nina vyopendo na watu wengi kutoka na hurahisi wake ladha nzuri na haraka katika kuanda ingawa ni vyakula ambavyo vimejaa ladha na vimekua maarufu sana Mimi pia napenda kula chakula cha haraka wakati mwingine lakini najua njinsi ya kutumia vyakula hivi kwa kiasi Hata hivyo wakati mwingine, mimi utumia chakula cha haraka kama kicho cheo chafuraha na kupunguza shini kizo la wakati moja ya vyakula vya haraka na vya vipenda ni hamburgers Hamburgers ni chakula cha haraka ambacho kinavutia kutokana na latha nzuri ya nyama viazi vya kukaanga na kiungo cha salad kina cho zunguka Napenda pia kula chips na kuku kama chakula cha haraka, hini mchanganyiko wa viakula vina vinapendwa na wengi kwani kuku wa kukaanga, unakua na ladha nzuri ya kipeke na chips huani za kupendeza na rahisi kutengeneza. Napenda pia kuwa na mashudu ya salad au sauces za kipeke kama barbecue ili kuangeza ladha kula chakula hiki. Huwa na furaha na nisahihi kwa mtu anayetaka chakula cha haraka kilicho, kilicho nogak na kinacho shibisha. Kwa upande mwingine, napenda kula ice cream kama dessert bada ya chakula cha haraka. Ice cream ni kitu ambacho kinatiririka na kinapendeza kwa ladha nzuri na chokoleti au vanila. Pia vinyoaji vya baridi kama soda au juisi za matunda ufanya kuwa kamilifu kwa chakula cha haraka kwa ni vinakamilisha ladha ya chakula na kuongeza burudani. Chakula cha haraka kinafaida ya kuwa rahisi haraka na kilichopendo na wengi. Ni chakula kinachovutia kwa sababu kinapatikana kwa haraka na kutua latha nzuri. Hata hivyo, changamoto kubwa ni kuwa chakula hiki mara nyingi kinakuwa na viwango vya mafuta vingi na sodiamu. Hivyo ni vya makula kwa kiasi ili kuepuka matatizo ya kiafia kama kisukari au shinikizo la damu.

Nikiwa na familia yangu, napenda kupiga picha kila, tunaposherehekea matukio muhimu kama sherehe ya kuzaliwa, sikukuu au mikusanyiko ya familia Mara nyingi, nitajikuta nikipiga picha wakati wa sherehe za familia, na hii ni fursa ya kujenga kumbu kumbu nzuri Hata wakati wa chakula chapamoja, picha huwanjia nzuri ya kukumbuka furaha ya familia Kwa hivyo, nakadiria kupiga picha mara moja au mbili kwa mwezi wakati wa sherehe au mikusanyiko ya familia Mara nyingi, mimi hupenda kupiga picha wakati wa matukio ya kijamii kama vile harusi, sherehe za siku za kuzaliwa au matamasha ya kijamii Kwa mfano, nilipokua kwenye harusi ya rafiki yangu mwaka jana Nilipiga picha nyingi za vitu vya kifamilia na watu wakaribu hizi picha zinanikumbusha matukio ya furaha na hufanya iwe rahisi kusherehekea na watu wakaribu katika matukio kama haya napenda kupiga picha mara nyingi ilikuwa na kumbukumbu nzuri Ningependa kusema kuwa napenda sana kupiga picha wakati wa safari Kila mara ninapokua kwenye matembezi au safari za kitalii na penda kupiga picha za mandhari ya asili au miji mipya ninayo zuru. Hii inakua ninjia nzuri ya kumbu kumbu ya safari na kufurahi kuona mandhari ya ajabu. Wakati mwingine napiga picha mara nyingi kwa siku ilikuha kikisha kuwa sijaacha kitucha kupiga picha Hasa nikiona mandhari ya kuvutia au watu wakifanya shughuliza kipekee katika maisha yangu ya kila siku napenda kupiga picha mara kwa mara Hasa wakati wakutengeneza mazingira ya kifamilia au kufanya shughuliza nguza kawaida Kupiga picha za muda wa mapumziko au nyakati za furaha za familia yangu ni muhimu kwa angu Kwa sababu zinanifanya niwe na kumbu kumbu za siku ya leo na za maisha yangu Hii inajumuisha picha za watu wa familia wakiwa wanasoma, wakicheka na wakishirikiana katika shughuli za familia katika kazi zangu, kazi yangu au miradi ya maendeleo, napenda pia kupiga picha za maendeleo ilikuonyesha jinsi miradi inavyoenda au matokeo ya kazi Hii inajumuisha picha za mikutano ya kazi, matokeo ya kitaalumu au mazungumza ya biashara Kupiga picha katika mazingira haya husaidia kuonyesha mafanikio na njia nzuri ya kumbu kumbu hatua zamaendeleo.

Moja ya mambo yanayo niletea furaha ni kuwa na familia na marafiki karibu yangu huwezi kuwa na furaha bila watu wa karibu ambao wanaweza kushiriki furaha na changamoto zako familia kutumia muda. Napenda kutumia muda wangu na familia yangu wakiwa wakiangalia filamu, kula chakula cha pamoja, au tu kutembelea maeneo ya asili Pia marafiki wangu wanachangia sana furaha yangu kwa sababu tunapojumuika, tunacheka na kuzungumza kuhusu maisha yetu. Furaha yangu huwa inazidi wakati ninapokuwa na watu wanao nipenda na nitapoweza kushiriki nyakati nzuri na wao. Na shuhudia furaha kubwa kila ninapofikia malengo yangu binafsi. Hii inaweza kuwa ni kufanikiwa katika kazi yangu, kumaliza mradi muhimu au kutimiza malengo ya elimu. Furaha hii hutokana na kujuvunia bidii na juhudi nilizo wekeza katika kufanikisha mambo ha hayo. Napenda kuona matokeo chanya ya kazi yangu na kuiona mafanikio yangu kwenye misingi ya ndoto. Furaha yangu pia inatoka kwa kusaidia wengine wakati wowote napoweza kutoa msaada kwa mtu mwingine. Iwe ni ni kwa njia ya kisiasa, kiuchumi au kiroho najihisi furaha ya kipekee. Kwa mfano nilikua na furaha sana wakati nilijiunga na mradi wa kujitolea kusaidia watoto wenye mahitaji. Furaha ya kumsaidia mwingine ni ya ina ya furaha ambayo ni ya kipekee na inabaki kwa kumbu kumbu nzuri kwangu. Kumpumzika na kujitunza pia kuna niletea furaha. Kuna wakati ninapojisikia machachari na msongo wa mawazo lakini ninapochukua muda wa kumpumzika, kusoma vitabu au kufanya meditasyoni naweza kurejesha hali yangu ya ku furaha na utulivu. Hii ni furaha ya kiakili na kimwili kwani kujitunza kunanipa nafasi ya kutafakari, kupumzika na kuwa na utulivu wa ndani. Sherehe za kifamilia matokeo ya kijamii au kusheherekea sherehe za mafanikio za familia yangu ni moja ya mambo yanayo niletea furaha kubwa. Nikiwa na familia yangu, tunapo sheherekea siku za kuzaliwa, shukrani za mwaka na sikukuu furaha yangu huongezeka kwa kuona upendo na mshikamano wa familia, matukio haya yana tufanya tuona tuonane zaidi na kufurahia pamoja Mara nyingine furaha yangu inatokana na kuwa na utulivu wa akili na kufurahia maisha kwa ujumla Hiu hutokea wakati ninapozungukwa na watu waliotulia na mazingira yenye amani Wakati wakupumzika au kutafuta nafasi ya kujipumzisha kiakili ni wakati ambapo napata furaha kubwa. Furaha hii inahusisha kuwa na mtazamo chanya na utulivu wa ndani Napenda pia kufanya shughuli za burudani kama kuangalia filamu, kusikiliza muziki au kutembelea maeneo ya kitalii Wakati mwingine ni furaha kufanya shughuli za kijamii na kupumzika kwenye maeneo ya asili au hoteli furaha hii inanifanya niwe na hali ya kupumzika na kutathamini maisha yangu kwa mtazamo wa upendo.

Moja ya mambo ni nayo penda kufanya wakati wa mapumziko kazini ni kutembea kidogo Nikiweza utembelea nje ya ofisi au kiwanja chakaribu kwa dakika chache kutembea ninjia nzuri ya kuhamasisha mzunguko wadamu na kupunguza shinikizo la mawazo mazoezi haya ya mwili ufanya niwena ni shati ya ziada na huwa na utulivu wa kiakili baada ya mapumziko Kila mara, mimi hutumia mapumziko yangu kunywa kikombe cha chai au kahawa. Hii ni njia nzuri ya kupanua mawazo yangu na kuchangamka kabla ya kurudi kazini. Wakati mwingine, mimi upenda kuangalia habari au kusoma habari za mtandaoni ili kujua mambo ya kisasa na matukio ya dunia. Hii inanituliza na inanisogeza mbali na kazi kwa muda kidogo. Mapumziko kazini ni wakati mzuri wa kula mlo mdogo au snacks kama vile matunda au biskuti. Hii inanipa ni shati na ufanya niwe na ufahamu mzuri wakati wa kazi. Kwa mfano, wakati mwingine mimi hula mandazi au vitu vyasili ambavyo ni rahisi kuliwa na kuchangia nguvu. Hata hivyo, napendelea vitu vya afya ili kuhakikisha kuwa sina mchakato mzito wakume ngenya chakula. Kama ni muda mfupi, mimi pia hutumia mpumziko yangu kuangalia mitandao ya kijamii ili kuona yaliyojiri kwa haraka. Hii inanitengeneza utulivu wakia kili na wakati mwingine mimi usoma vichekesho au makala za kimaisha ambazo unifanya niache msongo wa mawazo na kufurahi. Hata hivyo ni muhimu pia kutambua kuwa ziwezi kutumia muda mwingi kwenye mitandao. Hiyo ili nisije nikapoteza muda wa kazi. Napenda pia kusikiliza muziki wakati wa mapumziko. Muziki ufanya niwe na utulivu na kupunguza msongo wa mawazo. Muziki unanisongeza mbali na mchanganyiko wa kazi na kunifanya nipumzike. Huku nikijiandaa kurejea kwa kazi kwa mtazamo mpia. Kwa upande mwingine, wakati mwingine, mimi utumia mapumziko yangu kufanya meditasyoni au mazoezi ya kupumua ili kutuliza akili yangu. Hii ni njia nzuri ya kupunguza msongo na kuhakikisha kuwa nafsi yangu inakuwa utulivu. Napenda kutumia dakika chache kwa kufanya hii na inakuwa na athari nzuri kwa kuendelea na kazi kwa umakini zaidi.

Moja ya mambo ninayopenda kufanya wakati wa jua kali ni kutafuta kivuli. Nilikuwa nikitembea nje au kufanya kazi za nje. Nikiweza napenda kushuka kwenye kivuli cha mti au kwenda kwenye kivuli cha jengo ili kupumzika na kuepuka jua moja kwa moja. Hii inanitengeneza utulivu wa kimwili na kunifanya niwe na starehe bila kuhisi uchovu kutokana na jua kali. Katika hali ya jua kali, mimi hutumia muda wangu kunywa maji mengi. Hii ni muhimu kwa sababu jua kali husababisha mwili kupoteza maji haraka na ni muhimu kuhakikisha kuwa miili yetu inapata maji ya kutosha. Nikiwa najua kali, mimi hutumia chupa ya maji kila mara ili kudumisha unyevu na kuepuka kupatwa na kupoteza nguvu kutokana na kiangazi. Napenda kuchukua tahathari na kujikinga na jua kwa kutumia hati za kinga ya jua. Kama vile, mimi hutumia sunglass kipara kwa cha kichwa au kofia ili kulinda mambo yangu na kuzuia kuchoma kichwa. Pia, ninaepuka kutoka nje kwa muda mrefu bila kuvaa mavazi ya kinga. Kama vile mavazi ya muli wa mwanga ili kuzuia ngozi yangu isichomeke na jua kali. Kwa wakati mwingine, wakati wa jua kali, linakuwa kali sana. Mimi hutumia nafasi hiyo kufanya shughuli za ndani. Hii inaweza kuwa ni kusoma kitabu, kutazama sinema au kufanya kazi kwenye kompyuta. Ni wakati mzuri wakutumia muda wakupumzika na kujifurahisha bila kuhisi uchovu wa jua kali. Wakati wa jua kali, mimi hupenda kuvaa mavazi ya mwanga kama vile sidiria na nguo za mwanga ili kuzuia jua kisiathiri ngozi yangu. Hii pia inanisaidia kuepuka mionzi ya UV na kuhakikisha kuwa ninajihami na mathara ya jua. Mavazi haya hufanya niwe na comfort na kuepuka kuhisi uchovu au joto la ziada. Mara nyingi, wakati wa jua kali mimi hupenda kula au kunywa maji ya baridi. Ikiwa niko nyumbani au ofisini, mimi hutumia juisi za matunda au ice cream ambayo inanifanya niwe na furaha na utulivu wakiakili, maji baridi au vinywaji vya firiji, hufanya maisha kuwa rahisi na kunifanya kujisikia kuwa na nishati zaidi wakati wa hali ya jua.

Ningependa kusema kwamba napenda filamu za vichekesho. Filamu hizi huwa na huzuni kidogo lakini mara nyingi huleta furaha na vichekesho. Filamu za vichekesho hufanya niongeze michezo ya kichekesho ambayo inatambasamu filamu kama The Hangover au Superbird ni baadhi ya filamu ambazo huteka hisia zangu kwa kutoa vichekesho vya kawahida. Vinavyotokea katika maisha ya kila siku Napenda pia filamu za tamthilia ambazo huwa zinahusisha hadithi za kina na mbali mbali za maisha Filamu hizi mara nyingi zinanipa nafasi ya kufikiria kuhusu maisha na zinaleta mafunzo ya kipeke Kwa upande mwingine, napenda filamu za action ambazo ufanya moyo wangu kupiwa kwa kasi Filamu hizi hutia hamasa na furaha kwa sababu zinausisha michezo ya kupigana, mashambulizi ya ajab na matukio ya kusisimua. Napenda sana filamu za familia ambazo mara nyingi ni za kupendeza na za kiutu. Filamu hizi hutoan mitindo ya kuzungumzia familia na jinsi wanavyo shirikiana pamoja. Filamu kama Lion King na Fending Nemo ni baadhi ya filamu ambazo zinanifuraisha na hutufundisha kuwa na moyo wa mshikamano na upendo wa familia. Filamu za sayansi na uhalisia waki jamii pia nisehemu ya filamu ninazo zipenda. Hizi zinanifanya nifikiria kuhusu maisha ya baadaye. Filamu hizi zinanifanya nifikirie kuhusu mbali za maisha tamaa na mathara ya maamuzi. Napenda filamu za uhalifu na hadithi halisi. Filamu hizi pia hutoa mazingira ya kipekee ambapo ubunifu wa akili unakuwa umuhimu kwa kufanikisha malengo ya siri.

Kwa kawaida, mimi hufua nguo kila jumapili na alhamisi. Jumapili ni siku nzuri kwa ajili ya kufanya usafi wa nyumba na nguo za wiki nzima. Mala nyingi hutolewa kwa ufuo mkubwa. Alhamisi ni wakati mwingine ambako mimi hufanya usafi ya nguo ambazo zimejaa kwa weekend au kazi ya juma lijalo. Kwa hivyo, kila baada ya siku hizi mbili, mimi hupata nguo safi za kutosha kwa matumizi yangu. Kama mimi ni mtu ambayo hufanya kazi kwa ofisini au biashara na huwa na nguo rasmi za kila siku mara nyingi napenda kufua nguo za kazini kila mwisho wa juma. Nguo hizi kama soksi, shati na suruali zinahitaji angalizo malumu kwa sababu zinatumiwa mara kwa mara. Hivyo, mimi hufua nguo hizi mara moja au mbili kwa wiki ilikuwa kuhakikisha kuwa zinaonekana safi na mpya kila wakati. Upande mwingine, mimi hufua nguo za michezo na nguo za mapumziko kama t-shirt na vijitambaa mara moja kwa wiki Hii ni kwa sababu nguo hizi zinatumika wakati wa mazoezi au kazi za nyumbani Baada ya kutumia nguo hizi zinahitaji kuwa safi ili kutoa nafasi nzuri ya kuendelea kufanya kazi bila kujisikia uchafu Mara nyingi, mimi hufua nguo za kulala mara moja kwa wiki. Hii ni kwa sababu nguo hizi zinavaliwa usiku na zinahitaji kufuliwa ili kuondoa jasho na uchafu kutoka kwa mwili. Pia nguo za kulala ni sehemu muhimu ya kuhakikisha kuwa tulivu wa usiku unapatikana kwa kupumzika vizuri. Katika siku za kupumzika au sherehe, nguo za kijamii kama nguo za sherehe na nguo za kuliendeleza, hufua.mara mara moja kwa wiki au baada ya kutumika kwa mfano wakati wa sherehe za familia au matukio maalum kama harusi. Nguo za sherehe zinahitaji kufuliwa na kutunzwa kwa utunzaji wa hali ya juu. Napenda kutumia sabuni ya harufu nzuri na kusafisha nguo zangu kwa kutumia kuosha maji ya moto. Ili kuhakikisha kuwa nguo zangu ni safi na zinasikika vizuri. Hii ni sehemu muhimu ya kutunza nguo zangu na kutafuta urahisi katika mchakatu wa kufua.

Moja ya mambo muhimu katika utaratibu wangu wa jioni ni kula chakula cha jioni na familia. Tunapenda kukusanyika pamoja na kufanya mlo wa familia ambapo kila mmoja huleta chakula cha kipekee. Chakula cha jioni kinaweza kuwa ugali na samaki au wali na nyama. Hii ni fursa ya kushirikiana, kujua hali ya kila mmoja na kujenga mahusiano ya familia kwa furaha. Baada ya chakula, mimi hufanya kazi za nyumbani kama vile kusafisha vyombo au kupanga vitu. Hii inanisaidia kuwa na mazingira safi na utulivu waki akili kabla ya kupumzika. Kazi za nyumbani pia hufanya niwe na mafuriko ya kimwili ili niweze kupumzika vizuri baadaye. Baada ya kazi za nyumbani, mimi hutumia muda na familia yangu. Hii inaweza kuwa ni kucheza michezo ya familia, kutazama filamu pamoja au kufanya mazungumzo ya kifamilia. Wakati mwingine, mimi na familia yangu tunapenda kutembelea maeneo ya karibu au kufanya matukio ya kijamii. Kama vile sherehe za familia, furaha yangu huongezeka wakati wa kushirikiana na wale ninaopenda. Napenda pia kutumia jioni yangu kwa kusoma kitabu au kujifunza mambo mapya. Ikiwa sina shughuli nyingi za kijamii, mimi hutumia muda wangu kusoma vitabu vya maendeleo binafsi, fasihi au masomo ya kitaalamu. Hii inanisaidia kuwa na ufahamu mzuri na kutimiza malengo yangu ya kielimu. Kwa upande mwingine, mimi hutumia dakika chache za jioni kufanya mazoezi ya yoga au kutembea ilikupumzika msongo wa mawazo. Hii inanisaidia kujiandaa kimaisha na kuwa na nishati mpya na kukabiliana na changamoto za siku inayofuata. Mazoezi haya ni muhimu kwa afya ya mwili na pia kiakili. Mara nyingi, jioni yangu huwa na utulivu kwa sababu napenda kufanya meditashoni, hii ni njia nzuri ya kupumzika na kujiandaa kwa usingizi. Meditashoni inanisaidia kupungula msongo na kutuliza akili yangu kabla ya kulala. Hii ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa jioni kwani inanisaidia kuwa na utulivu wa kiroho. Baada ya kupumzika, mimi hutumia muda wa kuandaa mipango ya kesho. Hii ni kama kuandika orodha ya majukumu na kutathmini malengo ya siku inayofuata. Hatimaye, kupumzika na kulala ndio sehemu ya mwisho ya utaratibu wangu wa jioni. Mimi hutumia muda huu kuwa tulivu na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Hii ni wakati wakutuliza akili yangu, kufunga simu yangu na kufurahia usingizi mzuri ambao utanifanya niwe na nguvu za kufanya kazi za kesho.

Napenda sana kuangalia nyota usiku. Hii ni moja ya shughuli zina zotuliza akili yangu baada ya siku ndefu. Mara nyingi, mimi hutembelea sehemu za nje ya mji ambapo anga niwazi na hakuna uchafu wa mtaa za jiji. Hapo, naweza kuona nyota nyingi angani na mwezi ukiangaza kwa uzuri. Hii inanifanya ni jiunge na maumbile na kutulia kwa utulivu wa kiakili. Napenda pia kujifunza kuhusu nyota na sayansi ya anga. Wakati mwingine, mimi husoma kuhusu constellation, planets na galaxies. Hii inanivutia kwa sababu nyota zina hadithi kubwa na maeleza ya kisayansi ambayo ya nahusiana na mabadiliko ya ulimwengu na mambo ya mbali. Hata nifuraha yangu kuona planets kama Venus au Mars ikionekana kwa wazi angani. Kwa upande mwingine, napenda kutumia telescope wakati wakuangalia nyota. Hii inanifanya niweze kuona nyota kwa undani zaidi na kupata maelezo kuhusu nyota za mbali ninapokuwa na telescope naweza kuona kwa karibu mwezi nane na star clusters hii ni shughuli ambayo inanionyesha uzuri wa angani na inanitengenezea hisia ya kuchangamka na kufurahi napenda pia kuangalia nyota nikiwa na familia yangu au marafiki hii ni fursa ya kushirikiana utulivu wa anga na kuzungumza kuhusu maisha na ndoto zetu kuangalia nyota pamoja kunaleta karibu zaidi na tunapata muda mzuri wa kujivunia pamoja hii pia ni fursa ya kujifurahisha na tunapokuwa pamoja tunaweza kuzungumza kuhusu nyota muhimu kwa upande mwingine wakati wa kuangalia nyota ni fursa nzuri ya kutuliza akili nyota zinapongaa angani zinanipa hisia ya amani na utulivu ni wakati wa kuwa na utulivu wa kiakili na kuondoa shinikizo za maisha ya kila siku Ingawa jua lina pozama angani inakua na mangamuzi mazuri ya nyota zinazozunguka na hili linanifanya niwe na hisia za kutulia.

The Alchemist ni kitabu ninacho zungumzia kinacho zungumzia hadithi ya kijana aitwaye Santiago ambaye anatafuta hazina. Hadithi hii inanifundisha kuhusu ndoto, kujitolea na uamuzi wa kufuata njia yako ya maisha. Santiago anatembea kwa miji mbali mbali. Akikutana na watu wanaomfundisha kuhusu maisha, mapenzi na mafanikio. Kitabu hiki kinanielezea kuwa kila mmoja wetu ana ndoto na ni muhimu kufuata ndoto hizo. Hata kama inachukua muda mrefu au ni ngumu kufika. Ujumbe wa kuishi kwa hali ya. Moja ya mambo ambayo "The Alchemist" imenifundisha ni kuhusu kuishi kwa hali ya kiufahari na kuamini katika uwezo wetu wa kufanikiwa. Kitabu hiki kinatoa wazo kuwa kila mmoja wetu anapaswa kuwa na imani ya kutosha katika ndoto zetu na hata changamoto na vikwazo vinavyotokea katika safari yetu. Tunaeza kufikia malengo yetu ikiwa tu tutakuwa na uvumilivu na kujitolea. Santiago anajifunza kuwa hazina halisi siyo pesa tu bali ma ni mafanikio ya kiroho na kujua maana ya maisha. Kitabu hiki kimenivutia sana kwa sababu kinajikita katika maadhili ya kibinafsi na jinsi maamuzi yetu yanavyo adhiri maisha yetu. Kila wakati ninaposoma at "the Alchemist", mimi hujua kwamba yote tunayohitaji kwa ajili ya mafanikio na furaha yapo ndani yetu wenyewe. Ujumbe wa Paulo katika kitabu hiki ni wa kipekee. Kwamba ni muhimu kusili kusikiliza sauti ya ndani na kutafuta furaha katika mambo ya kila siku. Katika hadithi ya Santiago, anapokutana na watu mbalimbali na kupitia changamoto za maisha, anajifunza jinsi ya kufurahia safari yake Siyo tu kufika lengo, kufikia lengo, hii linanikumbusha kuwa maisha ni safari yenye changamoto na mafanikio, na sisi tunapaswa kufurahia kila hatua tunapokuwa tukielekea kwenye ndoto zetu katika kitabu hiki, pia kuna mifano ya tamaduni mbalimbali na jinsi mbali za maisha zinavyoshirikiana katika safari ya Santiago, imani za kijamii na kiutamaduni zinazojitokeza. Lakini Santiago anajifunza kuwa yeye mwenyewe anapaswa kuwa na ufahamu wa kibinafsi. Hii inanifundisha kuwa lazima kuwa na mtazamo wa kina kuhusu maisha yetu na tusikubali kuwa na vizuizi vya kijamii bali tuendele kutafta furaha.

Mimi huwa nasoma gazeti kila asubui, hasa gazeti la kitaifa ambalo linatoa habari za kisiasa, uchumi na michezo. Napenda kuwa na habari mpya kila siku na kusoma gazeti ninjia nzuri ya kuanza siku yangu. Gazeti linansaidia kufahamu matukio makubwa ya nayotokea duniani na kuweza kuwa na mtazamo wa kuhusiana na mabadiliko yana yotokea katika jami. Gazeti ni chanzo kizuri chakupata habari za kisiasa na uchumi haswa kwa wale wanaopenda kufuatilia hali za serikali au mabadiliko ya kisiasa. Mimi usoma sehemu ya siasa kwenye gazeti hii kufahamu kuhusu serikari, maboresho ya shiria na changamoto zinazokumba nchi yangu. Hii inaniwezesha kuwana ufahamu mzuri kuhusu mwelekeo wa kitaifa na matatizo ya kijami. Mimi pia napenda kusoma sehemu ya michezo katika gazeti. Gazeti ni chanzo kizuri cha kupata matokeo ya michezo na kia taifa na kima taifa. Na nirahisi kufuatilia michezo ni nayopenda kama mpira wa miguu au riatha. Kusoma habari ya michezo pia kuna nifanya kujivunia wachezaji wa kitaifa na kuendelea kuwa na shauku kubwa kuhusu matukio ya michezo. Gazeti pia linatoa habari kuhusu burudani na utamaduni. Napenda kusoma kuhusu filamu mpya tatamthilia michezo ya burudani na matukio ya kiutamaduni. Hii inanisaidia kujua kuhusu matukio ya burudani ya nayokuja na ninjia nzuri ya kufurahia wakati wa kupumzika. Gazeti linanisaidia pia kuwa na habari kuhusu wa sani na vitu vya kipekee vya utamaduni. Kusoma gazeti pia kuna nisaidia kufuatilia habari za kimataifa na matukio ya dunia. Napenda kujua kuhusu mabadiliko ya kimataifa, mipango ya amani na mathara ya migogoro ya kimataifa. Habari za kimataifa huniwezesha kuwa na mtazamo mpana wa dunia na hiyo inaniwezesha kuwa na ufahamu mzuri wa hali ya dunia.

Mimi hutumia muda wa masaa nne hadi tano kwa siku kufanya kazi mtandaoni hasa kwa ajili ya mikutano ya kazi barua pepe na uandishi wa ripoti au kazi zingine za kitaalamu kazi kama ni siku ya kazi, kazi yangu huchukua muda mrefu mtandaoni kwani lazima nifanya shughuli nyingi za kielektroniki. Pia wakati mwingine, hutumia programu za kazi na mitandao ya kitaalamu kama Google Drive au Slack ili kurahisisha kazi yangu. Pamoja na kazi, mimi hutumia muda wa masaa, moja au mbili kwa siku, kuwasiliana na familia yangu au marafiki kutumia kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni wakati wa kudumisha uhusiano wa kijamii, kuzungumza kuhusu habari za maisha au kusherekea matukio ya familia. Ni njia nzuri ya kufurahi na watu wa karibu, licha ya umbali wa kimwili. Ningependa pia kusema kwamba mimi hutumia muda wa masaa moja au mbili kwa siku kwa burudani mtandaoni. Hii inajumuisha kuangalia video za YouTube, kusikiliza muziki au kutazama cinema na vipindi vya televisheni kupitia Netflix. Burudani hii inanisaidia kupunguza shinikizo la kazi na kufurahi kwa njia ya kupumzika Mimi pia hutumia muda wa dakika 30 kwa siku kufuatilia habari mtandaoni ili kuwa na taarifa za kisasa kuhusu matukio ya dunia, siyasa na mabadiliko ya kijamii gazeti la mtandaoni ni chanzo kikuu cha habari ambayo napenda kutumia kupata habari za haraka na matukio muhimu yanayotokea duniani. Kwa upande mwingine, pia napenda kuchukua mapumziko kutoka mtandao. Wakati mwingine, mimi huchukua muda wa kutotumia mtandao kwa masaa mbili ama tatu kwa siku ili niweze kufanya shughuli za nje au kupumzika bila mtandao. Hii inanisaidia kuwa na sawa za kimwili na kiakili na kuwa na nafasi ya kufikiri bila usumbufu wa mtandao ya kijamii.

Napenda kuandika kwa mkono wakati wa kufikiria kwa kina au kuandika kumbukumbu binafsi kuandika kwa mkono kunanifanya nijisikie kuwa na ufahamu wa kibinafsi na pia ni njia nzuri ya kufikiria kwa undani Nikiwa na daftari yangu na kalamu huwa na utulivu wa akili na mchoro wa mawazo unakuwa wazi zaidi Hii ni njia nzuri ya kuchora mawazo yangu na kuandika shairi au hadithi kwa kutumia hisia za kipekee. Kwa upande mwingine, mimi hupenda kuandika kwa kompyuta wakati ninapohitaji kufanya kazi haraka na kwa ufanisi zaidi. Kuandika kwa kompyuta kunanipa haraka ya kufanya mabadiliko na kusahihisha makosa kwa urahisi kwa mfano wakati ninaandika ripoti au makala za kitaalam. Kompyuta inafanya kazi iwe rahisi zaidi kwa kuwa na programu za uchambuzi. Hii inafanya niwe na kasi zaidi na kuepuka kuchoka wakati wa kuandika kwa mkono kuandika kwa kompyuta pia kuna faida ya kuwa na rekodi nzuri ya kila kilicho andikwa ni napokuwa na nyaraka za kompyuta ni raisi kufanya usahishaji na kupata faili na kuhamasisha haraka bila kujali wapi nilipo Hii ni tofauti na kuandika kwa mkono ambako mara nyingi inakuwa ngumu kurekebisha makosa na kupata kumbu kumbu baada ya muda. Hata hivyo, napenda pia kuandika kwa mkono kwa sababu inatoa furaha ya kipekee na hisia za kisanaa. Wakati mwingine kuandika kwenye daftari au kitabu, kunanifanya niwe na hisia za kifasihi na ni njia nzuri ya kudumisha kumbu kumbu za nyakati za kipekee au mawazo. Kuandika kwa mkono pia husaidia kujenga uandishi wa kimwili na kuongeza ufanisi katika uandishi wa kisanaa. Kwa ujumla, mimi hutumia mchanganyiko wa mbinu hizi mbili kulingana na hali. Kama ninahitaji kupanga mawazo au kufanya michoro ya haraka, napenda kutumia kompyuta. Lakini ikiwa napenda kuwa na wasiwasi kidogo, napenda kutumia kalamu na karatasi ili kufikiria kwa undani na kuchukua muda wangu.

Hatua ya kwanza ni kutambua udhaifu wangu. Kwa mfano, mimi ni mtu mwenye. Mara nyingi huweza kuchelewa kumaliza kazi kubwa au za mda mrefu kwa sababu ya kupenda kufanya kazi kwa undani. Nimejifunza kuwa wakati mwingine, muda wa kumaliza kazi ni muhimu, zaidi kuliko ubora wa kila kitu. Ingawa ubora bado ni muhimu, kutambua hili kumenisaidia kufanya mipango bora na kuwa na ratiba ya kazi, inayoweza kunifanya niwe na muda mzuri wa kumaliza. Ningependa kusema kuwa mimi ni mtu ambaye hutafuta msaada kutoka kwa wenzangu ili kushugulikia udhaifu wangu kazini. Mara nyingi mimi hufanya mazungumzo na wenzangu ili kujua njia bora za kufanya kazi au kuboresha ufanisi wangu. Wakati mwingine wananishauri jinsi ya kuboresha mtindo wangu wa kufanya kazi na hii inanisaidia kuweza kuboresha udhaifu wangu. Kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi kazini kunanisaidia kuwa bora katika kazi yangu. Kwa upande mwingine, mimi hufanya malengo ya kibinafsi ili kushughulikia udhaifu wangu. Nikiweza kugundua udhaifu wangu, mimi hujiwekea malengo ya kuboresha na kufanya hatua ndogo za kila siku ili kufikia malengo hayo. Kwa mfano, kama ninachelewa kumaliza kazi, mimi hujiwekea ratiba ya muda inayoniwezesha kumaliza kazi kabla ya tarehe ya mwisho. Malengo haya ni muhimu kwa ajili ya kujijengea nidhamu na utendaji bora. Mara nyingine, mimi hutumia teknolojia na programu za kazi ili kuboresha udhaifu wangu. Kwa mfano, mimi hutumia apps za usimamizi wa muda ili kupanga kazi zangu na kuhakikisha kuwa sina kazi zinazoachwa. Hii inanisaidia kuwa na mpango mzuri na kushughulikia udhaifu wa kuchelewa au kusahau kazi muhimu teknolojia imenisaidia kuwa na ratiba bora na kupunguza udhaifu wangu katika usimamizi wa muda Mimi pia hujifunza kutoka kwa makosa na kujikosolea kama nilifanya kosa kazini, mimi huchukua muda wa kufikiria kuhusu sababu za kosa na jinsi ya kuepuka kosa hilo tena. Kujikosoa kwa njia ya kujifunza na kujirekebisha ni njia bora ya kuboresha udhaifu wangu. Nimejifunza kuwa makosa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza na kila kosa linanifanya kuwa bora zaidi.

Hatua ya kwanza wakati wa mgogoro ni kusikiliza upande wa mwingine. Mara nyingi, watu wanapokuwa na madhara au wasiwasi ni muhimu kufahamu hisia zao na kuwa na uwezo wakusikiliza kwa makini bila ya kuingililia. Wakati mwingine, tunapojua sababu ya mgogoro. Tunapata mtazamo wapamoja na inaweza kuwa raisi kupata suluhu. Kusikiliza kwa makini, ufanya mwingine kusikia kueleweka na kuthaminiwa Napenda kuepuka lugakali wakati wa mgogoro katika haliza mgogoro, tunapokuwa na hasira au kisirani inaweza kwa rahisi kusema maneno ya kuumiza Hata hivyo, mimi hutumia lugha ya utulivu na kwa ustarabu ili kudumisha heshima na kuepuka kuumiza hisia za mwingine Hii ni njia ya kuhakikisha kuwa mgogoro hau endi zaidi na haufanyi hali kuwa mbaya zaidi. Mimi hutegemea kuwa mtu mwenye maelewano na kujaribu kuelewa upande mwingine. Katika hali ya mgogoro, mimi ujaribu kujiweka katika viatu vya mwingine ili kuelewa ni kwanini wanahisi vile wanavyo hisi. Hii inanisaidia kuona mambo kwa mtazamo wa pande zote na kutafuta suluhu ambalo inafaidi pande zote mbili. Katika mgogoro, mimi hufanya juhudi za kuepuka kukuza hali kwa kuendelea kulumbana. Badala ya kudumu kwenye vitu vinavyo zidisha hasira, mimi ujaribu kupunguza makali na kufanya mazungumzo kuwaya kiungwana na ya kuzingatia suluhu. Hini muhimu katika kutatua migogoro kwa amani na kuondoa shida zaidi. Ngependa pia kusema kuwa kudumisha huruma na upendo ni muhimu. Wakati mwingine, watu wanakuwa na hisi kali kwa sababu ya matatizo yao binafsi. Hivyo, mimi hutumia huruma na uwelewa ili kujua sababu za mgogoro na kujaribu kusaidia mwingine kwanjia bora. Hii inanisaidia kuondoa hasira na kuchochea mazungumzo ya kirafiki. Napenda pia kushugulikia mgogoro haraka ili kuepuka kujenga kizingiti katika uhusiana wetu. Wakati mwingine, inakuwa vigumu kusuluhisha mgogoro ikiwa inachukua muda mrefu. Hivyo mimi ujaribu kuzungumza kwa haraka kufafanua hisia zangu na kutafuta suluhu bila kuchelewesha. Hii inasaidia pande zote kuwa na maelewano na kumaliza mzozo haraka.

Moja ya njia ni nazo zitumia kupata marafiki wapya ni kwa kujiunga na shughuli za kijamii. Hii naweza kuwa ni kupitia klub za michezo, vikundu vya kujitolea au mikutana ya kijami. Hivi ni maeneo bora ya kujenga usiana mpya kwa sababu huwa na shugli za pamoja nizinazo tuunganisha. Wakati mwingine matukio ya kijamii kama vile maonyesho sherehe za familia au sikuza ufunguzi hutua fursa nzuri za kufanya mazungumzo na watu wapia. Napenda kwa msikivu na kwa furaha nikiwa na watu wapia. Kua na mtazamu wakirafiki ni muhimu kwa sababu usaidia kufunja vizuivizi vya mazungumzo na kujenga waminifu. Wakati mwingine, mimi ufanya juhudi ya kufanya maswali au kufungulia mazungumzo na watu wapia ilikuanyesha kuwa na shauku ya kujua zaidi kuhusu wao. Hii inafanya iwe rahisi kwa watu kunifungua na kuwa na mazungumzo ya maana. Kwa kawaida, mimi hujenga usiano wa kuchangia katika mazungumzo ya kawaida. Wakati nikona watu wapia, mimi hutafuta mazungumzo kuhusu mambo ya kijamii, michezo, vitabu au filamu. Mazungumuzo haya ya naweza kuwa raisi na ya kufuraisha na ya natoa nafasi ya kutambua maoni ya watu. Kwa njia hii inakua raisi kujenga usiano wa muda mrefu na watu hao. Katika dunia ya leo, mtandao wakijamini sehemu muhimu ya kujenga marafiki. Mimi hujiunga na makundi ya mtandao yanayo husiana na masilahi yangu kama vile kufanya mazoezi, kusoma vitabu au maswali ya kisiasa. Hii na nisaidia kuungana na watu wenye masilahi ya nayofanana na mimi na pia ninjia mzuri ya kufanya marafiki wapia. Katika makundi haya, tunashirikiana kuhusu mauni yetu na tunapata fursa ya kujua watu wapia. Napenda pia kushiriki katika matukio ya kujitolea kwani hii ninjia nzuri ya kufanya marafiki wapia na kwa pamoja kusaidia jami. Katika shugli hizi, mimi hukutana na watu waina mbali mbali na tunajenga husiano wa kijamii kwa kufanya kazi pamoja. Kujitolea kuna nipa fursa ya kufanya marafiki wapya na pia ninjia ya kuwanyesha upendo na msaada kwa mengine.

Asali ni chanzo kizuri cha antioxidant na madini kama vile potassium, magnesium na calcium. Hii inanisaidia kulinda mwili dhidi ya magonjwa na pia ina faida nzuri kwa ngozi na moyo. Mimi hupenda kutumia asali katika maji ya moto kama kinywaji cha asubui ili kupunguza harufu ya mdomo na pia kuboresha mme ngenyo wa chakula. Inasaidia kupunguza maumivu ya koo na ni nzuri kwa kinga ya mwili Asali kama kiungo katika mapishi Napenda sana kutumia asali kama kiungo katika mapishi yangu Hii ni kwa sababu inatoa ladha ya kipekee na utamu wa asali kwa vyakula mbali mbali Kwa mfano mimi hutumia asali kwenye saladi yogat au keki za nyumbani Asali pia ni nzuri kwa sababu kwa kutengeneza juisi za matunda na smoothie kwa sababu inaongeza ladha tamu bila kutumia askari inayoharibu afya. Asali pia ni kiungo cha asali. Cha asili kinachoweza kutumiwa kwa ajili ya kuongeza nguvu baada ya mazoezi. Hii ni kwa sababu asali ina wanga wa haraka ambao hutoa nishati ya haraka kwa mwili. Mimi hutumia asali katika keki za mazoezi au smoothies za matunda baada ya kufanya mazoezi. Asali ina uwezo wa kumaliza uchovu na kuleta nishati ya kwa haraka. Asali ni pia dawa ya kiasili kwa matatizo mbalimbali ya afya. Kwa mfano, napenda kutumia asali kufanya dawa ya asali ya asili ya kupunguza kikohozi na kuponya maumivu ya koo. Asali inajulikana kwa sifa zake za kutibu maumivu na kusaidia kuponya vidonda kwa urahisi. Mimi hutumia asali kama sehemu ya dawa ya nyumbani ili kufanya tiba ya asili na kudumisha afya nzuri. Asali ni moja ya vyakula vya asili ambavyo hufurahiwa na wengi. Ninapokuwa na muda wa kupumzika mara nyingi nitachukua kikombe cha chai na asali. Asali hutoa utulivu wa kiakili na inaongeza ladha nzuri kwa vinywaji vya asali kama chai ya majani au chai ya tangawizi. Ni sehemu muhimu ya chakula cha asili ambacho hutua burudani ya asili.

Moja ya njia ninazo sherehekea mafanikio ya timu ni kwa kupongeza kila mmoja kwa mchango wake. Mafanikio ya timu ni matokeo ya kazi ya kila mmoja aliehusika. Na ni muhimu kuthamini na kushukuru wachezaji na au wanachama wa timu kwa bidii na juhudi zao. Hii inaongeza motisha na inasaidia kila mmoja kujivunia mafanikio ya timu. Mara nyingi, mimi huandaa sherehe za kijamii ili kusherehekea mafanikio ya timu. Hii inaweza kwa ni sherehe ya chakula chapa moja au matukio ya kijamii ambako timu yote inakutana na kusherehekea. Sherehe hizi husaidia kujenga mshikamano kati ya wanachama wa timu na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano na kutambua mafanikio ya kila mmoja Napenda pia kusherehekea mafanikio ya timu kwa kushirikiana na familia na marafiki familia na marafiki ni sehemu muhimu ya safari ya mafanikio na ni furaha kubwa kuonyesha umuhimu wa msaada wa familia katika kutimiza malengo ya timu Mara nyingi mimi huwaleta wazazi, rafiki au wapenzi kwenye sherehe ya mafanikio ya timu ili kujivunia na kusherehekea pamoja. Mafanikio ya timu ni matokeo ya kusaidiana na kuaminiana. Napenda kusherehekea mafanikio kwa kutoa shukrani kwa wale walio tusaidia kufikia malengo yetu. Hii inaweza kuwa ni kwa wachezaji, makocha, wathamini na familia za wachezaji. Shukrani hii inaonyesha kuwa mafanikio haya sio tu ya wachezaji bali ni ya kila mtu aliyehusika. Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa kuonyesha furaha na shukrani kwa wote walioshiriki kwa mafanikio haya. Hii inahusisha sherehe za kifamilia au sherehe za timu ambapo tunacheka, tunashukuru na tunapongeza kila mmoja. Ni muhimu kutambua umuhimu wa kila mchango katika timu ili kudumisha mshikamano na kukuza mazingira ya furaha na ushirikiano.

Kwa upande wa kazi, mimi hutumia video kwa mikutano ya kazi. Kwa mfano ni kiwa na wafanyi kazi benzangu au wateja kwa ajili ya kufanya mikutano ya video. Hii ni njia bora ya kuwasiliana kwa haraka na kueleza mawazo yangu kwa wazi. Video inanisaidia kuona hisia za watu na maelezo ya wazi hivyo kuwa na ufanisi zaidi kuliko mawasiliano ya kawaida ya barua pepe au maandishi. Ningependa kusema kuwa mimi pia hutumia video kwa mawasiliano ya jami. Mawasiliano ya video katika hali hii ni nzuri kwa sababu inatufanya kuwa na mazungumzo ya maana na kueza kushirikiana hisia na tabasamu zetu Hii ni njia ya kufanya mazungumzo kuwa ya kibinafsi na ya kipekee video ni pia njia nzuri ya kujifunza na kupata elimu Mimi hutumia video kwa ajili ya mafunzo mtandaoni kama vile kozi za elimu video za mafunzo ya kitaalamu video husaidia kufahamisha kwa undani na kwa ufanisi kwa sababu unaweza kuona maelezo ya kina na mitindo ya vitendo. Hii inaweza kujifunza raisi na laha na inanisaidia kupokea maelezo zaidi. Napenda pia kurekodi video za mawasiliano yangu na kushiriki mawazo yangu. Hii ni kwa sababu video inatoa ufahamu wa wazi zaidi na inafanya kuwa raisi kuelewa wakati wa mazungumzo na mawasiliano. Kwa mfano, wakati mwingine mimi urekodi video za maelezo au video za mafunzo kwa kushirikiana na timu yangu ili kufikisha ujumbe vizuri. Mara nyingi mimi utumia video ili kurekodi mazungumzo ya mafunzo au mikutano ya kazi kwa ajili ya marejeleo ya badae. Hii inanisaidia kuwa na kumbukumbu ya kile kilicho zungumziwa na kurekodi mapendekezo ya muhimu. Video pia inafanya iwe raisi kwa watu ambao hawakuhuthuria mikutano lakini wanahitaji kujua yaliojadiliwa hii ni muhimu kwa ufanisi wa kazi.

Sera ya uadilifu na uwazi ni moja ya sera muhimu ambazo zinahakikisha uaminifu katika kampuni. Hii inajumuisha kuhakikisha kuwa kampuni inafanya kazi kwa kiwango cha juu cha maadili. Hakuna rushwa wala ubadhirifu wa mali. Sera hii pia inahakikisha kuwa kampuni ina uwazi katika mambo yake yote ya kifedha na kazi za utawala. Kama mfanya kazi, mimi hupenda kuona kampuni yangu ikiwa na sera hii kwa sababu inajenga imani kwa wateja na washirika wa kibiashara na pia inatoa mwelekeo mzuri kwa wafanya kazi. Sera ya afya na usalama kazini ni muhimu sana katika kuhakikisha kuwa wafanyi kazi wanapata mazingira salama ya kufanya kazi. Hii inajumuisha kuhakikisha kuwa kuna mikakati ya kuepuka ajali usafi wa mazingira na kutoa msaada wa afya kwa wafanyi kazi. Kama kampuni ni muhimu kuweka vifaa vya kinga na mikakati ya kuzuia magonjwa ili kulinda wafanyi kazi. Kwa upande wangu napenda kuona kampuni yangu ikitilia mkazo usalama kazini kwani inahakikisha kuwa wafanyi kazi wanakuwa na mazingira ya kazi salama na afya bora. Usawa na usawa wa fursa ni moja wapo wa sera muhimu za kampuni ambayo inahakikisha kuwa kila mfanyi kazi anapata fursa sawa bila kujali jinsia, umri, rangi au madhara yoyote ya kijamii Hii ni muhimu kwa sababu inajenga mazingira ya kazi yenye usawa na inatoa nafasi kwa kila mtu kukuza uwezo wake Sera hii inajenga mahusiano mazuri katika ya wafanyikazi na inahakikisha kuwa kuna ubaguzi katika nafasi ya kazi promotions au matumizi ya rasili mali. Sera ya maendeleo na mafanikio ya wafanya kazi ni muhimu sana kwa kuhakikisha kuwa wafanyikazi wanapata mafunzo na fursa za kukuza uwezo wao kazini. Sera hii inasaidia kujenga wafanya kazi wenye ufanisi na kuongeza morali kazini. Kwa mfano, mashirika yanayo toa mafunzo ya kifundi au kozi za uongozi kwa wafanyi kazi wao hufanya wafanyi kazi kuwa na uongozi bora na ufanisi mkubwa kazini. Hii ni muhimu kwa kuwa wafanyi kazi wanapata motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kuwa na ufanisi mkubwa katika kampuni.